Kwa kweli, mimi naweza kusema ya kwamba nasoma gazeti, kuna hiyo masaa ambayo nikiwa naona sina muda mwingi sana, ndiyo siwezi kusoma lakini pale ambapo naona niko na muda mwingi sana ambao nimepata zaidi sana ndani ya wikendi najitahidi kusoma gazeti mbalimbali ambazo nimeona kwa mtaa hata hizo ambazo nimeweza kuangalia mtandaoni nasoma gazeti za kiuchumi, gazeti zinazousuata vile vile siasa na vile vile hata gazeti ambazo zinahusu namna gani mtu anaweza vile vile kujua jinsi ya kulinda mazingira yake. Kwa hiyo naweza kusema ya kwamba nasoma tu gazeti nyingi na najiandaa kujua mambo mengi kupitia gazeti ambazo mimi mwenyewe ni meweza kusoma kupitia tuvuti mbalimbali ambazo zimekuwa zikiweka hata hivo gazeti mtandaoni.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa katika miji mbalimbali ata vile vile katika inchi mbalimbali. Nimejitahidi kabisa kuangalia maonyesho ya sanaa na vilevile kuangalia wachoraji mbalimbali ambao wako katika hiyo mikutano ya maonyesho ya sanaa na kwa kweli naweza kusema ya kwamba nilipenda na nika furahia Kuna sanaa zile kabisa ukiona unasema kwa kweli hawa watu Wanakipaji ambacho kinaitajika kusaidika katika mambo mbalimbali ambayo wanayo ifanya na ndio mana naweza kusema kwangu mimi napenda sana.

Asante sana kwa hilo suala. Naweza kusema ya kwamba mimi nimesherehekea mwaka mpya vilevile pamoja na ndugu zangu. Tumekaa pamoja, tukizungumza, tukijua ni nini ambayo tumeweza kufanya katika mwaka wote mzima. Alafu, tukikaa pamoja, tukisherehekea pamoja na watoto hata vilevile watu wazima na tukiangalia namna gani, tukikula na kunywa vinywaji mbalimbali. Hiyo ni siku ambayo ni siku nzuri kwetu na ni siku muhimu pale ambapo tumekuwa tukikaa familia na jamii yote nzima tukisherehekea kwa pamoja juu ya mwaka mpya ambao tumeweza kufikia tena.

Mimi naweza kusema ya kwamba napenda kuvaa nguo za aina mbali mbali lakini kwangu mimi napendelea sana kama vile suruali na vile vile t-shirt mbali mbali. Na hivo kwangu mimi napenda tuseme rangi nyeusi kama vile ya mavazi na ikiwa inaelekea kwa shati mimi na furahia sana rangi nyeupe. Na penda tu aina ya mavazi mbali mbali kwa upande wangu lakini mavazi ya aina ya joto kama inayoleta joto kwa wakati ambapo kuna baridi na vile vile mavazi mengine ambayo inaweza kusaidia wakati kuna baridi nyingi sana. Hiyo mavazi nayo vile vile naipendelea kwa sababu nimeweza kutembelea katika nchi za ulaya na nikaona kuna baridi nyingi sana na pale ambapo nilikua nikitoka nje ilihitajika kuwa na mavazi mbali mbali ambayo ni mavazi ambayo ukienda nje inaweza kukusaidia kupata joto usikumbwe na baridi nyingi sana.

Ndiyo, kwangu mimi naweza kusema ya kwamba nimewahi kutembelea ziwa na hata vile mto. Kwa mfano, huko Kongo, kuna ziwa nyingi sana na nimetembelea huko kivu ya Kaskazini na kivu ya Kusini. Nimewai kuona ziwa uko na mto vile vile na hata vile vile nimetembea tu inchi mbali mbali kwa mfano maeneo ya uko mji wa kinchasa kuna mto ambao ni mkubwa sana ambao wanasema ya kwamba kwa lugha ya kifaransa Flave Congo na huyo mto vile vile nao nimeweza kuutembelea kwa kweli ni mtu mkubwa sana na acha tu niseme ya kwamba kwa kweli nimetembelea ziwa nyingi sana katika inchi za ulaya na vile vile katika inchi za Afrika na mto mbali mbali na kwa hivyo naweza kusema nina ujuzi kuhusu mtu na hata vile vile ziwa.

Mimi naweza kusema yakwamba uwezo ambao mimi mwenyewe kibinafsi ningependa niweze kuwa nao ni uwezo wakujua namna gani ya kuendesha data za kompyuta ama kujenga data za kompyuta kwa sababu kwa eneo ya sasa wakati ya sasa ya kiteknolojia kuna zile ambazo tunaita data ambazo zina jenga teknolojia ya nguvu na ndiyo ambazo ziko kwenye masoko siku hizi zina itajika Sasa kwa upande wangu mimi ningelipendelea, kujenga na kufanya ma-application ambazo zinaweza kusaidia, kujenga data nzuri ambazo zinaitajika kwa kiteknolojia ili nijue hata vile namna gani naweza kuchangia kwa kuboresha teknolojia ya kiafrika na hata vile vile ya nchi mbali mbali.

Acha niseme tu mimi mara nyingi asubui na penda kunywa chai ama kahawa na vile vile nikiwekeza pamoja na mkate. Kwa sababu kwangu mimi naona hiyo inanipea ngufu za asubui ili nijue namna gani na weza kufanya kazi zangu kwa bidii na vile vile niweze kupata ngufu kiafya. Pale ambapo ninapo fanya kazi na jisikia kabisa ninangufu kwa sababu nimeweza kwa mfano kunywa chai asubui ama nimechukua kahawa kidogo ambayo nimeweza kunywa kwa mda mfupi na vile vile nimepata ngufu. Sasa naweza kusema tu kwa mwisho kwamba mimi napendelea kula mkate na kunywa chai asubuhi.

Mimi acha niseme tu kwa upande wangu, sipendelei sana kuvaa miwani, kwa sababu naona kama vile inaweza kunifanya ama kufanya macho yangu kuharibika ama kuharibu macho yangu nikizoea sana kuvaa miwani, lakini pale ambapo nina kazi ndefu sana zaidi mbele ya kompyuta na jitahidi kuvaa miwani ambayo najua kwamba inaweza kunisaidia kulinda macho yangu pale kwa kompyuta yangu.

Naweza kusema ya kwamba hali ya hewa ambayo mimi kwa upande wangu ninayoipenda ni hiyo hali ya hewa ambayo naona imekadiria sana kabisa na inaleta mazingira mazuri sana. Lakini siipendelei hali ya hewa ambayo imekaa ikiwa na baridi nyingi sana ama ikiwa na joto nyingi sana inayozuia watu kufanya mishe fulani fulani halafu kwa upande wangu mimi naona kwamba si sawa ama kwa mfano ukiona katika nchi za ulaya kuna baridi nyingi sana ikianza tu mwezi wa kumi hadi kufikia mwezi wa tatu halafu inakuwa ni ngumu sana kwa watu kufanya kazi kwa baridi nyingi sana. Ndiyo maana kwangu mimi naona kwanza kama hali ya hewa ambayo ina baridi nyingi sana na majimaji siyo hali nzuri sana au ambayo imekuwa ni hali ya barafu zaidi sana katika hizo nchi za ulaya na Marekani Naona kwangu si hali nzuri sana ndio maana napendelea sana mazingira ya nchi mbalimbali za kiafrika kwa sababu zinakuwa zikiwa na hali ya hewa nzuri sana.

Mimi kwa kweli acha niseme tu ya kwamba napenda mikutano ya aina mbalimbali na dhaidi sana. Mikutano hiyo ambayo inayo waunganisha watu undani ya Afrika. Mikutano ambayo inazungumzia siyasa na demokrasia kwa sababu ukiona kwanza. Ndani ya inchi za Afrika wanasiasa wengi wamekua wakitaka kubaki kwenye madaraka kwa muda mrefu sana. Na alafu kwangu mimi naona kwamba nivyema watu wakiwa wakijadili kwenye mkutano na kuafunza watu ya kwamba kubaki kwenye madaraka kwa muda mrefu siyo vizuri sana. Na vile vile napendelea mada ambayo inazungumziwa katika mikutano ambayo inahusu vile vile namna gani ya kukuza teknolojia ndani ya Afrika na vile vile mada ambayo inazungumzia kiuchumi ndani ya Afrika nayo vile vile naipenda sana tahidi sana ukiona katika inchi za Afrika bado hazijasonga mbele kuhusu mada ambayo inahusu teknolojia na ndio maana ni muhimu sana kabisa kufanya mikutano mingi sana kabisa ambayo inahusika na teknolojia kwa sasa.

Hilo ni swali nzuri sana, kwa upande wangu kwa kweli nasema ya kwamba napenda miziki ya aina mbalimbali, acha tuanze kwanza labda na miziki ya kibongo. Mimi napenda muziki wakibongo zaidi sana ukiona miziki ambayo imetoka huko Tanzania, ni miziki mizuri sana, ukiona kama vile msanii diamond na vile vile alikiba na hata vile vile darasa ukiwona hata vile vile ravani ni wasanii ambao wanafanya vizuri sana na wanaleta maendeleo katika Afrika ya mashariki na hata vile vile katika inchi za mbali wale wasanii wanafanya kazi nzuri sana katika mziki na ukiona hata vile mwanamke kama vile zuchu akisonga mbele katika mambo ya muziki, Unaona ya kwamba ni muhimu katika mambo ya kukuza vipaji vya wa Africa Ndiyo maana kwangu mimi naweza kusema ya kwamba napenda sana miziki ya kibongo na hata vile miziki ambayo imetoka hapo Kenya nayo napendelea vile vile. Na siwezi kusahau ya kwamba kuna miziki mizuri vile vile ambayo imetoka huko Congo, ambayo tumezoea kuita rumba, ambayo mwanamuziki kama vile kofi olomide, anazoea kucheza, na hata vile fali pupa nae vile vile anazoea kuimba. Ni miziki mizuri sana ambayo kwa kweli inakua ikikuza ujuzi ndani ya Africa na vile vile kujua utamaduni mbali mbali ndani ya Africa, ndiyo maana napenda vile vile miziki ambayo imetoka huko Congo.

Ndiyo, naweza kusema yakwamba nimewai kujifunza gitaa, pale ambapo nilikuwa bado niko mtoto mdogo sana, nilikuwa katika sekondari darasa la pili, Niliweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo inahusu vyombo vya kanisani na niliweza kujifunza gitaa nikaweza vile vile kujua namna gani ya kutumia gitaa pale ambapo nilikua katika kundi la kanisa vile vile la waimbaji nilijifunza mambo mengi sana kabisa na kwa upande wangu naweza kusema nilipata ujuzi mdogo ambao ninaweza kusema ya kwamba ni kipiga gitaa Naweza kupiga katika ujuzi ambao mimi mwenyewe kabisa najua ya kwamba nimeelewa.

Asante sana kuhusu hilo swala kwa upande wangu mimi naweza kusema ya kwamba tuseme napendelea kwanza maji kwa upande mmoja kwa sababu najua kwamba maji inakusaidia wewe uwe ndani ya hafya njema sana na vile vile uweze kufanya kazi zako vizuri bila matatizo apo ambapo wakati kumekua kuna joto kwa kweli kwa upande wangu wacha niseme tu napendelea maji ya baridi Lakini vile vile kuna vinywaji ambavyo navipendelea kama vile juisi ambayo imekua ni ya machungwa ama mapera napendelea sana kabisa ivo hivyo kama ni juisi ya baridi.

Asante sana kwa hilo swali, mimi acha niseme tu napendelea kula yote kwa mfano pale ambapo nimepata wali na maharagwe ambayo imepikwa vizuri. Na ipendelea zaidi sana pale ambapo nimeenda kwa mamantilie kabisa napendelea vyakula kama vile wali na maharagwe Lakini vile vile napenda ugali Napenda ugali na nyama ama ugali na samaki ambavyo vimepikwa vizuri sana na vikiwa pamoja na mboga mboga pembeni, lakini hata hivyo hivyo tu na kachumbari. Hacha niseme ya kwamba kwangu mimi napenda vyote, napenda wali, napenda vile vile na ugali. Kwangu mimi naona kwamba vyote ni vyakula vizuri na vinaweza kusaidia vile vile kujenga mwili.

Mimi haja ya kwanza ni kushukuru kuhusu swali hilo. Mimi kwa upande wangu napenda kupanga kazi zangu kwa kuanzia kwa hizo kazi ambazo ni za muhimu. Kwa mfano tuseme ya kwamba mimi kama vile mfanya kazi anaye jiajiri mwenyewe na fanya kazi mbali mbali na watu ambao wanao nipea kazi kutoka inchi mbali mbali ambao ni waajiri. Alafu kwa upande wangu mimi naona ya kwamba kufanya kazi hizo naanzia kwanza kwa wale ambao wanakazi ambazo ni za muhimu na vile vile ni za wakati mfupi sana Kwa mfano kama nikiwa nikitafsiri mambo ambayo yanahusu afya na yanahitajika hapo hapo Tuseme kwa mfano nataka kutafsiri kwa lugha ya kiswahili kupeleka kwa lugha ya kifaransa ama ya kingereza na vile vile mtu ambaye aliye nipea hiyo kazi anahitaji ndani ya dakika chache tuseme ama masaa chache Kwangu mimi naona kwamba ni muhimu kujua namna gani kwanza ya kueza kutumika hiyo kazi ambayo inafaa kupewa katika masaa machache na alafu ndipo nitaweza kupangilia hizo kazi zingine ambazo si kazi da dharura Ndivyo kwa upande wangu mimi na pangilia kazi mbalimbali ambazo na kuwa nikifanya kwa siku.

Asante sana kuhusu swali hilo, mimi acha niseme tu wakati wa baridi kali na jitaidi kutafuta mavazi ambayo inajoto sana ili pale ambapo nimekua nikitoka inje, baridi isiweziyo inatokana na baridi. Na pale ambapo naona ya kwamba baridi imeingia vile vile katika nyumba na jitahidi kununua vifa vya baridi tuseme kwa mfano kama vile battery. Kuna battery zile ambazo zinakuwa zikisaidia sana kupungua baridi zaidi sana katika inchi za ulaya na marekani. Pale ambapo kumekucha hiyo baridi ambayo inatoa barafu ni muhimu sana kabisa kujua namna gani ya kuwa katika nyumba ambayo inahizo battery ambazo zinatoa joto nyingi sana andani ya nyumba ili kueza kupunguza baridi na kwa upande wangu mimi achaniseme tu ya kwamba na fanya wakati wa baridi namna nyingi sana za kujua namna gani ya kujilinda katika mambo ya tuseme mavazi, ma mazuri, mavazi ya joto na vile vile ikua ni ndani ya nyumba kununuwa vifaa ambavyo ni vya kuleta joto vile vile.

Ndiyo, kuna tukio nyingi sana muhimu katika maisha yangu, zile ambazo ninazozipenda zaidi sana kama vile siku kuu ya kuzaliwa kwangu naipenda sana na napenda vile vile kuisherekea na marafiki mbali mbali hata ndugu zangu. Hiyo kwangu naona ya kwamba inaweza kuwa ni siku kuu muhimu katika maisha yangu kila wakati ambapo ninapoisherekea nashukuru sana mungu kwa kuweza kunifikisha katika hiyo mwaka tena na ndio maana napenda hiyo siku. Lakini vile vile napenda vile vile kusherehekea mwaka mpya nayo vile vile naweza kusema ya kwamba ni siku kuu muhimu katika maisha yangu kwa sababu kumaliza mwaka mpya sio kwa kila mtu ni kwa neema na ndio maana inafaa vile vile kushukuru mungu pale ambapo umeweza kumaliza mwaka na umengia katika mwaka mpya.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu katika njia ya mtandao. Zaidi sana watu ambao najua wanapatikana katika nchi mbalimbali acha tuseme kwa mfano marafiki zangu ambao wanaishi marekani na wengine ambao wanaishi ulaya Napendelea sana kuwasiliana nao mtandaoni kama vile kwa WhatsApp kwa sababu WhatsApp inakusaidia kuwasiliana na ndugu na marafiki na hata vile kuhusu mambo ya kikazi Unaweza kumuandikia mtu kwa WhatsApp ama ukamfanyia rekodi akaweza kusikia sauti yako na pale ambapo inahitajika unaweza hata kumpigia simu kwa kupitia njia ya video Niseme tu napendelea mtandao wa WhatsApp na hata vile vile Facebook hapo ambapo Unaweza kuposti tuseme picha Ukionyesha marafiki zako ambao walikuwa wamefanya siku nyingi sana hawakuoni na hapo mnaanza mazungumzo wakiwa wakicomment kwa kupitia picha yako mkiwa mkiwasiliana hivyo hivyo kwa Facebook Ndio naweza kusema hata Instagram na TikTok hivyo hivyo ni njia mbalimbali za mitandao za kuwasiliana. Napenda tu niseme ya kwamba kwa upande wangu mimi nawasiliana kupitia mtandao.

Kwa kweli, acha niseme tu mimi na pendelea samaki sana na hivo hivo samaki ya mbazo zinatoka katika inchi mbalimbali. Acha tuanzie kwanza katika inchi za Afrika ya mashariki. Kama vile Kongo, Burundi na Tanzania, kunaziwa ambalo linaitua Tanganyika. Hilo ziwa kabisa lina samaki nzuri sana, tena samaki nyingi sana, ambazo zinashirikiwa na wa Tanzania, Warundi na wa Kongo na napenda samaki kabisa ambazo zinatoka huko. Na vile vile samaki ambazo zinatoka katika ziwa la Kenya, nazo nazipenda hata hivo hivo Uganda ni samaki nzuri sana. Kwangu mimi naona ya kuamba samaki ni moja ya vyakula ambavyo vina saidia kujenga mwili sana na ni muhimu kabisa kula samaki. Kwangu mimi kabisa achaniseme tu na apenda kula samaki. Sio mimi peke yangu hata vile vile wanamemba wa familia yangu. Pali ambapo kabisa umekua ukinunua samaki. Wanakua wakifuraiya sana kwa sababu wanajua ya kwamba wanaenda kula chakula kizuri sana. Na ndio mana ni muhimu kabisa kula samaki na kupendelea kula samaki ili kujua namna gani unaweza kujenga mwili wako vizuri.

Mimi naweza kusema tu pale mara nyingi ninapokuwa na mda nacheza na marafiki zangu. Lakini si marafiki zangu tu. Zaidi sana ikiwa ni wikendi nacheza na mke wangu na mtoto wangu. Hata vile vile tukiongelea mambo mbali mbali na ndio maana kwa upande wangu mimi. Naweza kusema ya kwamba mara nyengi nacheza na familia yangu.

Asante sana kuhusu hilo swala. Kwa upande wangu mimi, acha niseme tu ya kwamba napendelea kujenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kueza kujua namna gani naweza kuongea nao tukizungumzia mambo mbali mbali ambayo yanahusu kazi kwa mfano ikiwa nina ujuzi mbali mbali na najua ya kwamba Kuna mfanyakazi ambaye ana ugumu wa kutatua kazi zake naweza kumfunza namna gani ya kufanya hizo kazi na hapo kabisa tunakua tukijenga mahusiano ya msingi. Acha niseme tu kwa upande wangu na fanya mausiano na kujenga mausiano na wafanyakazi wezangu ambapo najua ya kwamba ni mausiano ambayo inaweza kuwasaidia kufanya kazi zao vema na hata vile vile kwa bidii.

Mimi napenda kununua mambo mengi zaidi pale ambapo na juwa ni na pesa na pendelea kununua mambo mengi sana ambayo ni ya muhimu na zaidi sana kwa upande wangu napenda kununua mambo ya mtandaoni kwa mfano kama kuna vifaa ambavyo nahitaji mtandaoni na pendelea kuvinunua zaidi sana ikiwa ni vifaa ambavyo ni vya kielektroniki Kwa upande wangu kabisa napenda kuvinunua na vile vile hata vyakula napenda vile vile kufanya kwa mtandao, kununua vyakula kwa mtandao. Pahali ambapo naona sina muda kwenda nimekua nikifanya kazi nyingi sana na vile vile haziniruhusu kutoka na kuenda kununua vyakula katika masoko na jitahidi kununulia tu mtandaoni. Na vile vile ningependa tu kusema ya kwamba mimi napenda kununua vyakula na vile vile vifaa vya kutumia nyumbani zaidi.

Hapo zamani mimi nilikua nikiwa na mahusiano mazuri na wazee wangu ni vile tu kwa bahati mbaya wameweza kututangulia. Lakini nilikua nikiwa na mahusiano mazuri sana, nilikua nikijitahidi namna gani ya kuwatembelea wazee wangu na kujua mambo ambayo walikuwa wakifanya katika enzi zile za zamani Naweza kusema tu nilikua nikipata muda mzuri tena ambayo unahitajika kwa kuweza kuzungumza na wazee wangu na kujua mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuwa mambo ya muhimu katika maisha yangu.

Ndiyo naweza kusema ya kwamba mimi napendelea sana zaidi kuangalia nyota pale ambapo ni metoka nje usiku na kuangalia. Namna gani mazingira imekua. Ukiona vile vile kuna siku ambazo. Nyota zinakuwa zikitoka kwa hiyo. Kwa upande wangu mimi naona ni vizuri sana na napendelea sana kujua ya kwamba Kuna huyo mda ambao unaweza kuenda inje na kuangalia mazingira na mna gani imekua na vile vile ukiangalia ya kwamba. Una nyota ambazo unaweza kuangalia ni vizuri sana kabisa.

Kila asubuhi pale ambapo ninapoamka najitahidi sana kwanza kumshukuru mungu ni kifanya maombi mafupi na baadaye najianda kufanya kahawa ama kupika chai kidogo na baadaye natafuta mkate baadaye najuwa namna gani ya kuweza kunywa chai na kumaliza kisha baadaye najianda kujua namna gani naweza kwenda kazini nikijua yakwamba nina nguvu na nikifika kazini asubuhi najianda kwanza kusafisha mazingira yangu ya mahali pa kazi.

Mimi kuhusu shirika langu acha niseme tu ya kwamba napenda zaidi namna gani tunavyoshirikiana sote kwa pamoja na vilevile napendelea kujua ya kwamba. Wanashirika sote tunasapotiana katika mambo mbalimbali ambayo tunahitajika kufanya na hata vilevile ningependa kuwashukuru hata wakurugenzi wa shirika letu kwa sababu vilevile napenda hao wakurugenzi vile ambavyo wanavyoongoza shirika kwa bidii na kuwapatanisha vilevile watu katika shirika ni muhimu sana kwetu.

Shere yangu ya kupendezwa ni naweza kusema ni sherehe ya sikuku ya kuzaliwa kwangu. Ndiyo shere ambayo kwangu naona ya kwamba ni muhimu sana na naipendelea sana dahidi pale ambapo ni meweza kuwaalika marafiki zangu tukisherekea kwa pamoja, Tukila chakula kwa pamoja na vile vile kuweza kuzungumza mambo mengi na pale ambapo wameweza hata vile vile kuniletea zawadi mbali mbali kwa kweli na weza kusema tu ya kwamba na penda sana sherehe yangu ya sikuku ya kuzaliwa.

Mimi nina aina nyingi sana ya vyakula ambavyo ninavyo vipenda lakini acha niseme tu ya kwamba ya kwanza na pendelea viazi ambavyo vimeweza kupikwa vizuri na pale ambapo naweza kusema ya kwamba namshukuru kwanza mama yangu Kwa sababu wakati ambapo nimeenda kumtembelea na akijua ya kwamba nimekuja anakuwa akinipikia viazi vizuri sana na kwangu mimi kabisa nakaa ni kivipenda na hata vile vile achani seme tu ya kwamba na kumbuka hata chakula ambacho babu yangu alikuwa akinipikia enzi zile za zamani Ilikuwa ni chakula kizuri sana cha asili Kulikuwa vile namna ambayo alikuwa akipika nyama kiasili na ukila hilo iyo nyama kabisa unakuwa unahisi ya kwamba umekula kabisa chakula nzuri sana Zaidi sana kama ni kuku ambayo alikuwa akipika Kwangu mimi nakumbuka vyakula vingi sana ambavyo nilikuwa nimekula utotoni vilikuwa ni vyakula vizuri sana Sasa kwa siku hizi siwezi kuvipata tena kwa sababu nimeshahamia marekani na ndiyo maana sasa sivipati hivyo vyakula.

Ndio kuhusu mazoezi yangu ya kila siku naamka asubuhi kwa mfano naanza kukimbia ama kuenda gym katika mtaa huu wetu wa hapa karibu. Kuna vile vile vazi ya ambapo unaweza kufanyia gym ama michezo mbali mbali. Sasa pale ambapo nina muda asubuhi mapema na jitahidi kuangalia labda na weza kukimbia kidogo ili kuweza kuchangamsha mwili wangu. Na nikimaliza naona jinisi na weza sasa kuanzilia kufanya kazi zangu ambazo na jua ya kwamba nitazifanya siku yote nzima. Sasa ningelipenda tu niseme kwa msho kwamba mimi napendelea sana kukimbia na ndio mazoezi ambayo naona kwangu inakuwa ni muhimu sana kwa sababu inakusaidia zaidi sana kujua namna gani unaweza kuchangamsha mwili wako.

Asante kuhusu hilo swala ambalo umeweza kuniuliza. Mimi acha niseme tu ya kwamba napenda sana zaidi kucheza mchezo wa kikapu. Nimeweza kujifunza mchezo wa kikapu pale ambapo nilikuwa bado mtoto mdogo Nilikuwa na marafiki zangu ambao tulikuwa tukipendelea sana zaidi mambo ya mchezo ya kikapu na kuangalia wachezaji kama vile kina Jordan ambao walikua wakifanya vizuri katika michezo ya kikapu na ndio maana nilipenda kufanya michezo ya kikapu Lakini vile vile napenda hata kufanya mchezo wa mipira vile vile napendelea sana zaidi pamoja na marafiki zangu pale ambapo tunakuwa tukipata mda ndani ya wikendi Tunaenda hata vile vile kwenye kiwanja, cha mpira na kujua namna gani tunaweza kucheza na timu mbali mbali.

Asante sana kuhusu swali hilo, mimi ningependa kusema ya kwamba na jikinga. Na juwa dhaidi sana pale ambapo na. Angalia namna gani na weza kuenda maeneo ambapo hakuna juwa kali kwa mfano. Kwamba ni kiwa nikitembea na naona kwamba kuna kufanya. Namna ya kuweza kujikinga na hiyo ujuakali.

Asante sana mimi naweza kusema na shughulikia kazi za dharura pale ambapo naangalia namna gani naweza kupanga mpango ambao ni muhimu wa kuweza kushugulikia kazi za dharura. Na angalia vile ambapo nitapangilia na anza na hizo kazi za dharura nikijua ya kwamba zita chukua muda fulani na vile vile nikitafuta mbinu ambazo ni muhimu za kuweza kushughulukia hizo kazi za darura mbio mbio. Na ndio hapo naweza kusema tu kwa kumalizia ya kwamba Kwangu mimi ni kuangalia kwanza mpango ambao ni muhimu wa kuweza kushugulikia hizo kazi ambazo kwa upande wangu ni meona ya kwamba ni kazi za dharura.

Hilo swali naweza kusema ya kwamba ni muhimu kwangu na ningependa tu kusema ya kwamba ndani ya chumba changu mimi napendelea rangi ambayo ni rangi ya kijani na vile vile rangi nyeupe kwangu na penda vile vile. Hata naweza kuseme ya kwamba napenda na rangi nyeusi lakini ikiwa iko chini kwenye mkaba huo wachini ndani ya chumba., Ningependa tu niseme ya kwamba rangi napendelea ni rangi ambayo ni nyeupe ambayo imekua ikianga sana ndani ya chumba changu Lakini kijani kwenye ukuta wangu ndio rangi ambayo naweza kuona ni ya muhimu na napendelea kuipaka ndani ya chumba changu.

Ndiyo, ningeweza kusema ya kwamba mimi natumia zaidi sana mtandao wa kijami. Siyo kwa mawasiliano tu, lakini natumia mtandao wa kijami zaidi sana kutafuta pesa pale ambapo naona ya kwamba mtandao wa kijami unaweza kunisaidia kupata pesa na vile vile ungeweza kuona ya kwamba siku hizi kuna zile mtandao za kijamii ambazo zinalipa pesa kwa watu ambao wanaoshiriki kwa hizo mtandao kama vile ungeweza kuona mtandao wa youtube na vile vile mtandao wa facebook na hata vile vile mutandao manufaa pale ambapo unatumia hizo mitandao na ndio mana ni muhimu sana kwa mfano ukiwa ukitumia live kwa YouTube na hata vile vile kwa TikTok inakuwa ikikulipa pesa ambazo unaweza kupata kwa mwezi Acha tuniseme ya kwamba kwangu natumia mtandao wa kijami kwa ajili ya mawasiliano na hata vile vile kwa ajili ya kutafuta pesa.

Mimi naweza kusema ya kwamba utaratibu wangu wa jioni pale ambapo nimeweza kutoka kazini najitahidi sana kuangalia namna gani naweza kupumzika nyumbani lakini kabla ya kupumzika na tembea kwanza kuenda sokoni kuona namna gani naweza kununua vitu mbalimbali ambavyo naweza kutumia jioni hiyo kama vile vyakula na hata vingine vifaa ambavyo ni vya muhimu na vile vile nikiweza kutoka sokoni nikifika nyumbani na jitahidi kuona namna gani naweza kufanya hata mazoezi kwa dakika kumi ama kwa dakika ishirini. Na nikimaliza hapo ndiyo naweza kuangalia namna gani naweza kupumzika ili niweze kujiandaa kwa siku ambayo ni tafanya kesho kama kutakua kazi ambazo nitakua nikifanya kesho. Na hivyo naweza kufunga msemo huu kwa kusema ya kwamba kwangu mimi jioni na jiandaa kabisa vizuri sana kwa utaratibu.

Mimi ningelipenda kusema ya kwamba kwa upande wangu sipendi kuvaa kofia zaidi sana katika inchi tuseme kwa mfano za kiafrika pale ambapo na thani ya kwamba hakuna baridi ambayo inaweza kufanya mimi niweze kuvaa kofia. Lakini pale ambapo niliweza kuwa ndani ya inchi za magharibi kama vile ulaya nilitembelea inchi ya Urusia na inakuwa ni inchi ambayo inabaridi nyingi sana na baridi inaweza hata kukupiga kwa kichwa. Ndiyo maana unaamuliwa kuvaa kofia na vile vile unapendekezwa kuvaa kofia Nilipo kuwa ndani ya inchi hiyo, niliweza kuwa na tabia ya kuvaa kofia pale ambapo inchi ya Urusi na inakuwa ni inchi ambayo inabaridi nyingi sana na baridi inaweza hata kukupiga kwa kichwa. Naweza kujikinga na baridi ama kununua mavazi ambayo najua ya kwamba mavazi hayo ina kofia.

Mimi ni ingependa kwanza kusema ya kwamba madhiwa ni muhimu kwangu kwa sababu ina nisaidia sana zaidi kujua na mnagani na weza kuwa andani ya afia nzuri pale ambapo. Ni meweza kunywa maziwa ambayo na jua kwamba inatoa vitamin ambavyo vina kinga mwili. Sasa kwangu mimi napendelea kusema ya kwamba napenda maziwa na hata vile vile napendekeza kama vile mtoto wangu ama nduguzangu kunywa maziwa zaidi sana mke wangu. Na unajua kwamba maziwa ni muhimu sana zaidi kwanza kwa mwanamke ambaye ameweza kujifungua ni muhimu sana kutumia maziwa ili aweze. Kuwa na mwili mzuta namna gani anaweza kumpatia mtoto wake. Maziwa ya mwili Sasa kwangu ningipenda tuniseme kwa muisho ya kwamba na penda sana maziwa na napenda kunywa maziwa.

Asante kuhusu hili swala, mimi ninge penda kusema ya kwamba na penda juisi nyingi za matunda tuanze kwanza na machungwa kwangu mimi na penda machungwa sana kama vile juisi lakini napendelea juisi ambayo bado ni nzuri sana na ni juisi ya kiasili na vile vile ninge penda kusema ya kwamba na penda hata vile vile juisi ya mandizi na juisi ya mapera ambayo ni juisi imekuwa ni juisi ya kiasili. Kwangu zile ni juisi ambazo napendelea sana zaidi na napenda kujua ya kwamba naweza kupendekeza kwa wengine waweze vile vile kutumia juisi ambazo zimekua ni juisi za kiasili kwa kweli. Ni za muhimu na zinaweza kujenga mwili wa binadamu vizuri sana na kufanya hata mwili uendele na kukua kwa afya njema.

Ndio Acha ni seme tu pale ambapo nilikuwa mtoto mdogo kuna mama ambaye alikuwa akifunza mafunzo ya yoga kama vile mazoezi kwa watoto na hata vile vile kwa watu wakubwa. Lakini kipindi kile watu walikua bado hawaja hawajazoea vizuri namna gani ya kuweza kujifunza ama kufanya mazoezi ya yoga na kwangu mimi niliweza kuona ya kwamba hii ni fursa ambayo inaweza kunisaidia katika siku zijazo na ndiyo maana kwangu niliweza kwa mua ya kwamba naendelea na kupata mafunzo ya yoga lakini nilipo kuwa mtu mkubwa sikuweza kuendelecha kwa sababu nilikuwa na majukumu mengine ambayo yalikuwa hayaniruhusu kuendelea na kufanya yoga kama nilikuwa nikifanya kwa kawaida Lakini ningependa tu niseme ya kwamba pale ambapo ninamda wakl kuweza kufanya yoga na jitahidi sana kuangalia namna gani na weza kufanya hiyo mazoezi.

Acha niseme tu ya kwamba mimi napendelea suruwali na vile vile napendelea sketi kwa mfano suruwali kwangu mimi naona kwamba ni vazi ambalo linakuwa ni vazi linamfanya mtu akue kwamba ni mtu ambaye amependeza na vile vile ni vazi ambalo kwa vijana linafanya ya kwamba ni mtu amekua akiheshimika na ndio maana kwangu mimi ningependa tu niseme ya kwamba kwangu napendelea suruwali na lakini kuna iyo mda ambayo nakaa vile vile nikipendelea kuvaa sketi Lakini ya muhimu kwangu tu wacha niseme ya kwamba suruwali ndiyo moja ya vazi ambayo napendelea kwa upande wangu.

Hiyo ni swali nzuri kwangu, acha niseme tu ya kwamba kuna watu wengi ambao waliweza kunifundisha jambo muhimu. Mnamo tuseme kwanza baba yangu alinifundisha namna gani ya kujua kuishi na watu na vile vile kuweza kuchukulia kila binadamu katika hali njema ningependa tu niseme ya kwamba mtu wa kwanza ambaye aliweza kunifundisha jambo muhimu ni baba yangu na vile vile na mama yangu na hata vile vile ningeweza kusema hata babu zangu waliweza kunifundisha mambo mengi sana ambayo kwa sasa yananisaidia katika maisha yangu na vile vile nigeweza kusema hata mkuu wangu wa kazi maranyingi sana mambo ambayo inaendana na kazi nafurahia sana pale ambapo mkuu wangu wa kazi anapotoa mashauri ya jinsi ya kufanya kazi namna gani ya kuweza kuwasiliana na wengine kikazi na vile vile kujua namna gani ya kuweza kutatua matatizo kazini. Iyo ni mambo ambayo ni ya muhimu kwangu na nimeweza kufunzwa na vile vile kuweza kuambiwa na vile vile kuweza kusikiliza mambo mengi sana ambayo ni ya muhimu kutoka kwa mtu ambaye ni mkurugenzi na vile vile mkuu wangu wa kazi.

Kwa kweli mimi ningependa kusema ya kwamba, sipendi kuchanganya zaidi sana kazi na maisha yangu ya kibinafsi kama vile imeandikwa hapo ya kwamba ni nawianishaje kazi na maisha ya kibinafsi. Na ndiyo maana naweza kusema ya kwamba kwangu ni muhimu sana zaidi kujua namna gani unaweza kutenga mambo yako ya kibinafsi na mambo ya kikazi. Na hiyo kwa kweli ina kusaidia kuwa mfanya kazi bora pale ambapo umejua namna gani ya kuweza kutenga mambo yako ya kibinafsi na vile vile kuweza kutenga mambo yako ya kazi uyachanganye yote kwa pamoja. Na vile achaniseme tu kwa mwisho ya kwamba, mimi napendelea sana kujua ya kwamba mambo yangu ya kibinafsi ni ya kukua ya kukaa nyumbani na ikiwa ni kazi ni kuchapa tu kazi hakuna mambo mengine ni kuangalia namna gani mambo ya kibinafsi ya siweze kuathiri mambo yako ambayo unafanya kazini.

Mimi ningependa kusema ya kwamba kwanza mimi napendelea mwanzo wa mwaka kwa sababu mwanzo wa mwaka ni kama vile unakua ukijitahidi kujua mambo mengi sana na kupangilia mipango yako kujua ya kwamba mwaka wote mzima utaweza kute unao ufanya. Na ndio maana kwangu ni muhimu zaidi kujua ya kwamba msimu gani wa mwaka ambao ni nao upenda kwa zaidi.

Asante sana kuhusu swali hilo na weza kusema ya kwamba mimi napendelea sana. Michezo mingi na zaidi sana michezo hiyo ya kiolimpiki ambayo iliweza kufanyika huko Paris. Nilikuwa nikipenda hiyo michezo sana, zaidi sana ndani ya hiyo michezo ya kiolimpiki, ilikuemo, michezo ya kikapu na vile vile michezo ya mpira wa miguu. Na hata vile vile kulikuwemo michezo ya watu kukimbia walio toka katika inchi mbali mbali na kuenda kushirikiana katika michezo hiyo. Kwa upande wangu mimi tu naweza kusema ya kwamba napenda hiyo michezo sana na nafurahia sana zaidi sana pale ambapo ndani ya olimpiki mumekua michezo ya mpira wa miguu kwangu mimi naona tu ni sawa.

Mimi naweza kusema ya kwamba nafanya kazi ya ushirikiano na wengine pale ambapo tunaweza kuwa na mkutano tunashirikiana moja kwa moja na vile vile iwapo tumepewa kazi nyingi za kufanya kwa pamoja ni muhimu kabisa kujua namna gani tunaweza kushirikiana ili kila mtu aweze kufanya kazi yake vizuri kwa bidii kama inavyohitajika. Kwangu mimi naona kabisa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine ni kama vile kuwa na mawasiliano kutafuta namna gani mnaweza kuwasiliana vizuri.

Mimi niingesema tu mambo ambayo nafanya usiku kabla ya kulala, kwanza na anza kujiandaa na kujua mpango wangu wa kesho utakuwaje. Alafu nikimaliza kujiandaa na ona namna gani na weza kufanya maombi, mafupi na kumshukuru mungu kwa ajili ya siku nzuri tena ambayo aliweza kunipa. Na baadae sasa naweza kujua namna gani naweza kuongea na familia yangu na kisha badae nione namnagani naweza kulala na ndio hivo ni mezoea tu na kwangu mimi kwa mwisho naweza kusema ya kwamba ni muhimu kwanza kabla ya kulala kujua namna gani unaweza kufanya maombi mafupi.

Mimi kwangu ningependa niseme tu ya kwamba na penda kujifunza mambo mengi sana na vile vile munamo teknolojia. Kama vile unaviona sikuizi mambo mengi imekua ni ya ki teknolojia na vile vile kwa upande wangu, ningependa nikuwe fundi wa ki teknolojia. Kama vile kujifunza mambo mengi ya kompyuta na mna gani unaweza kuunda ama kufanya application alafu ukaiweka mtandaoni na ikaanza kukusaidia kwa kupata pesa. Napenda kujifunza mambo mengi tu sana, nimepokea mafunzo mengi pale ambapo nilikuwa sekondari na hata vile vile nilipo anza chuo niliweza kujifunza mambo mengi sana. Kwa upande wangu tu naweza kusema ya kwamba mafunzo mapia kama inayo elekea mambo ya kiteknolojia kwangu unaona ya kwamba ni muhimu.

Kwa kweli mimi acha ni seme tu yakwamba napenda kufanya mambo mengi sana na marafiki zangu na zaidi pale ambapo tumeelekea wikendi na penda tuweze kutembea katika mji ama tuweze kufanya mambo mbalimbali ambayo ni muhimu. Kwangu mimi naona ya kwamba kuwa na marafiki na kufanya mambo mengi ambayo yanaweza kutusaidia ama vile vile mawazoezi mengi kwangu naona ya kwamba ni sawa na ndio mana naamua tu pale ambapo nimengia katika wikendi niweze kuzungumza na marafiki zangu na tuweze kutembelea maeneo mbalimbali ambayo tunaona ya kwamba kwetu ni maeneo ya muhimu.

Mimi siezani ya kwamba napendelea kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu unajua ya kwamba siku hizi mambo ya mtandaoni saa zingine inakuwa na mambo mengi sana ambayo siyo mazuri na ndio maana kwa upande wangu naona ya kwamba kuweka picha mtandaoni ili watu ambao wanakuwa na tabia mbaya wakuje wazichukue ama wale ambao wanachukua picha za wengine na kuenda kuzitumia katika matumizi mabaya. Ndiyo maana kwangu mimi sipendelei kuweka picha zangu mtandaoni lakini kuna vile tu nikipata mda naweza kutumia mtandao ambao haukuweke sana hadharani mtandaoni kama vile WhatsApp. Na vile vile naweza kuangalia namna gani ya kuweza kushiriki picha zangu na familia na watu wengine ambao nahitaji kuweza kushiriki nao picha zangu. Ningeliweza tu kusema ya kwamba kwangu mimi sipendelei sana zaidi kuweza kusukuma picha zangu kwenye mtandao.

Naweza kusema ya kwamba hilo ni swali nzuri sana na ningeli pendelea kusema kwamba kwa upande wangu mimi na kunywa maji maratatu kwa siku kwa sababu naona ya kwamba ni muhimu kunywa maji asubuhi na vile vile kuangalia na mnagani unaweza kunywa maji sasita na hata kunywa maji nyuma ya sasita inakua ni muhimu sana kama unaweza kunywa kama lita moja ya maji kwa siku ili Ikusaidie kuweza kuweka afya yako vizuri sana pale ambapo uko ndani ya afia njema inakusaidia sana kufanya shuguli zako vizuri bila matatizo yoyote. Maji ni ya muhimu sana.

Mimi nigependa tu niseme ya kwamba napenda mahali pa kimya sana zaidi pale ambapo ninapo fanya kazi mbalimbali ambazo haziniruhusu kuwa kwenye kelele nyingi sana napendelea tu kufanya mambo yangu mahali ambapo ni pa kimya zaidi na ndio maana ni muhimu kabisa kujua ya kwamba unaweza kuwa na ofisi ambayo ina mahali ambapo ni kimya ama kuwa na nyumba ambayo unajua ya kwamba Ukifanya mishe zako, kazi zako, hakuna kelele zozote ambazo zinaweza kukuzuia kufanya kazi zako kama kwa mfano naweza kusema ya kwamba Unaweza kwa umepata kazi ya kufanya rekodi kama vile wafanya kazi wanaojitegemea Halafu inakubidi uwe na mahali ambapo ni kimya sana zaidi Kwangu unaona ya kwamba ni muhimu sana kabisa kujua kwamba unaweza kuwa na mahali ambapo ni pa kimya kukusaidia kufanya kazi zako.

Asante sana kuhusu swali hilo, ningelipenda kwanza kusema ya kwamba, mimi nilisoma masomo yangu katika nchi tatu, nilianzia chekechea katika nchi ya Kongo na kufika mpaka sekondari, nilisoma Kongo na nilipo kuwa nimemaliza shule ya sekondari, Nikaenda katika nchi nyingine ambalo wanaita Rwanda na huko nako nikaanza kusoma Nika soma chuo hapo, nika maliza na nilipo maliza hapo Nikaenda tena kuendelesha chuo ndani ya ulaya katika nchi ambayo wanaiita urusi Nimeweza kujifunza uko mambo ya lugha na vile vile namna gani lugha inaendana na teknolojia kwa sasa. Nilipomaliza hapo vile vile, nikaanza sasa kutafuta kazi na kwa sasa nafanya kazi mbalimbali, mnamo vile vile kazi za kurekudi, za kufanyo utafsiri na mambo mengine mengine kama vile mtu ambaye anaye jiajiri peke yake.

Mimi nimewahi kupokea zawadi nyingi sana ambazo ni nzuri na pale ambapo niliweza kumaliza shule ya sekondari, nilikuwa nimepewa zawadi nzuri sana na baba yangu ambaye aliweza kuninunulia gari. Na kwa kweli, hiyo siku nilifurahi sana kwa sababu ilikuwa ni zawadi ambayo ni zawadi nzuri kwangu na sikuweza hata kutarajia ya kwamba naweza kupokea zawadi hiyo. Lakini na vile vile kuna siku ya kusherekea, siku kuu ya kuzaliwa kwangu, nilweza kupokea vile vile zawadi nyingi sana ambazo zinatoka kwa watu mbali mbali, hata marafiki zangu na vile vile wafanyakazi wenzangu, nilipenda sana na nikafurahia kwa kweli.

Ndiyo, mimi kwangu kabisa ningependa kusema ya kwamba na penda kutembea kwa miguu kwa sababu naona ya kwamba kutembea kwa miguu inakua ni muhimu sana. Zaidi sana inakusaidia uwe kama vile ya kwamba unafanya mazoezi mbalimbali ukitembea kwa miguu Tuseme kwa mfano unajiandaa kwenda sokoni hautaki kuchukua boda ama kuchukua taksi. Unaamua tu ya kwamba useme wende kwa miguu inakua ikisaidia sana kabisa katika mazoezi na vile vile kufanya mwili wako uweze kuwa andani ya afia nzuri sana ni muhimu sana kabisa kutembea kwa migu Kwangu unaona ya kwamba napenda kutembea kwa miguu.

Ndiyo naweza kusema zoea ambalo ni nzuri kwangu ni Liloli jenga ni pale ambapo ni kitoka kwa mfano kazini na fanya gym ama na jianda kwa kuenda kutembea kwa miguu katika sehemu mbali mbali kwa muda mfupitu. Na ndio zoea ambalo nimeona kwangu linaweza kunisaidia katika maisha yangu pale ambapo nina kuwa nikifanya kazi nyingi sana na vile vile ambazo zinaniomba kuweza kuwa katika afya njema na afya nzuri ili uweze kufanya hizo kazi na ndio maana naona ya kwamba kufanya zoe ya ilo la kutembea kwa miguu na vile vile hata kufanya jimu Kwangu naona ni vizuri sana na inasaidia sana kabisa katika maisha yangu.

Kwa kweli hiyo ni swali nzuri sana na kunakuwa zile nyakati ambazo nakuwa nikikumbwa na msongo wa kazi lakini kwa upande wangu mimi najitahidi kuona namna gani naweza kupata suluhisho kuhusu hiyo msongo wa kazi Naona namna gani naweza kufanya mipango mbali mbali ya kunisaidia kurahisisha kazi zangu ziweze kufanyika vizuri na kwa salama ili nisiweze kupatwa na misongo ya kazi ambayo inakuwa ni changamoto kwa kila mfanyakazi siku hizi. Na vile vile naona ya kwamba ni muhimu sana kuwa na zoea ya kila siku ambayo inakusaidia kabisa kuweza kujilinda na msongo wa kazi.

Mimi ninge penda kusema ya kwamba na penda upepo lakini na vile vile na pendelea hata AC lakini kwangu upepo naona ya kwamba ni vizuri sana na pale ambapo kuna kaupepo kazuri sana ni nakuwa ni vizuri sana kabisa wakati ambapo unafanya kazi Unaona kuna kaupepo ambako kamekadiria na vilevile tuseme kwa mfano ukiwa ukitembea katika mtaa na unaona kuna kaupepo kazuri hali ya hewa iko nzuri sana. Inakuwa inasaidia sana kabisa na unakuwa ukifurahia ukiona ya kwamba mazingira inakua ni nzuri sana ina kaupepo kazuri ambako hata wewe mwenyewe unaweza kufurahia na ndipo hapo naweza kusema ya kwamba upepo ndio kwangu mimi naona ni sawa lakini upepo ambao umekadiria.

Mimi acha niseme tu ya kwamba natumia program nyingi sana na zaidi sana katika hizi kazi zangu ambazo nafanya za kujiajiri. Kwa mfano naweza kusema ya kwamba natumia gmail kwa kuweza kuwasiliana na watu mbalimbali kupitia njia ya barua pepe natumia vile vile yahoo. Lakini kwangu Gmail ndiyo imekuwa nikitumia sana kwa sababu ninakuwa nikipewa kazi na watu ambao wanaoajiri kwa kupitia Gmail na hapo ndiyo tunakua tukiwasiliana sana zaidi. Lakini kuna zingine program za Microsoft ambazo natumia vile vile kama vile Word na Excel naweza kuzitumia vile vile katika kazi zangu mbalimbali ambazo ninazo zifanya. Na kuna zingine tu programe nyingi sana kama vile tuseme kwanza zile ambazo zinakuunganisha kwa kupitia whatsap kwa mawasiliano. Hiyo nayo ni programe ambayo ni muzuri ambayo kwangu mimi natumia ili kuweza kuwasiliana na jamii yangu na wafanyakazi wenzangu na mambo mengine mbalimbali ambayo nahitaji.

Kwa kweli naweza kusema ya kwamba kuna sifa mzuri sana kwa kiongozi na pale ambapo umekua na kiongozi mzuri katika kazi zako. Kiongozi ambaye anakusaidia ili uweze kufanya kazi zako vizuri huyo kabisa anakuwa ni kiongozi mzuri sana na kiongozi ambaye anasifa ambazo ni za kuongoza wafanya kazi wengine ama kiongozi ambaye anasifa ambazo ni za kusaidia inchi huyo ndiyo ambaye kiongozi anahitajika. Na kwangu mimi naweza kusema ya kwamba huyo ni kiongozi ambaye ni mtu mzuri ambaye anasifa ambazo ni za kujenga na kusaidia wengine kujenga jamii huyo ndiyo kiongozi ambaye kwangu mimi naona anafaa.

Ndiyo, kuna mambo mengi ya dini ambayo ni muhimu sana katika maisha ya binadamu, lakini jambo la dini ambalo ni muhimu sana kabisa, ni lile ambalo linawasaidia watu kuachana na zambi. Hilo ndilo naweza kusema ya kwamba ni jambo muhimu sana na vile vile ambalo lina waelekeza watu kueshimu amri za mungu. Hilo ndilo naweza kusema ya kwamba ni jambo muhimu kuhusu dini na vile vile mambo yote ambayo ya nasaidia jamii kuwa na mausiano mazuri na vile vile kusaidiana. Na weza kusema ya kwamba ni vizuri sana kabisa na ni muhimu kwa kila binadamu kujua ya kwamba dini ni muhimu.

Naweza kusema ya kwamba mimi napenda vitabu vya historia na vile vitabu ambavyo vimeweza kuandikwa kuhusu historia ya Afrika. Pale ambapo Afrika ilikuwa iki ongozwa na wafalme. Mimi nilikuwa nikipenda sana kujua hiyo istoria na niliweza kusoma katika shule la msingi. Mambo ambayo inahusiana na vile vile na istoria nyingi sana na zaidi katika inchi mbalimbali za Afrika. Kama vile Tanzania niliweza kujifunza historia ya raisi wa kwanza wa Tanzania ambayo alikuwa akiitwa Julius Nerere na niliweza kujifunza mambo mengi kuhusu huyo raisi. Na hata vile vile nilijifunza mambo mengi kuhusu hata raisi wa Kenya ambaye alikuwa ni Jomo Kenyata nilijifunza naye kuhusu mambo yake mengi sana kabisa na weza kusema ya kwamba mimi kwa kweli na furaia vitabu ambavyo vinauhusu historia ya kiafrika.

Kwa kweli naweza kusema ya kwamba nina kumbu kumbu nyingi sana za ututoni ambazo nina kumbuka na pale ambapo nilikua katika shule ya msingi niliweza kuwa na marafiki zangu tulikuwa tukifanya mambo mengi kama vile kucheza mipira ya ututoni. Michezo ya mipira ya ututoni ndio tulikuwa tukipendelea lakini na vile vile tulikuwa tukipenda kuenda kwenye ziwa na tulikuwa tukipenda hata kutembelea mto mbalimbali na kutembelea wanyama mbalimbali porini. Ilikuwa ni mambo mengi sana kabisa tulikuwa tukifanya enzi zile wakati ambapo mimi kwangu nilikuwa ningali bado mtoto mdogo na nashukuru ya kwamba ni na vile vile kumbukumbu nyingi sana ambazo na kumbuka kwangu na ni nzuri kwa upande wangu.

Ndiyo mimi naweza kusema ya kwamba mimi ni mtu wa ubu nifu na anapenda ubunifu sana zaidi kwa mambo yangu mengi sana naapenda kufanya kazi za ubunifu ambazo najua ya kwamba ni kazi zinaweza kunisaidia katika siku zijazo na vile vile na pendelea sana kujua mambo mengi kwangu mimi naona kabisa inafaa sana kujua ubunifu na ni muhimu sana ndiyo maana na pendelea kufanya mambo mengi sana zaidi sana ambayo ya nawio husu sana kwangu naona ya kwamba ni ubunifu mzuri sana na ndiyo mana na pendelea tu hivyo kufanya mambo kama na hayo. Kwa upande wangu.

Mimi acha niseme tu kwanza yakwamba naoga mara tatu kwa siku kwa sababu kwangu naona yakwamba ni muhimu sana kuoga mara tatu kwa siku ili kuweza kuondoa uchafu kwa mwili na vile vile kufanya mwili uwe ndani ya afya njema. Ina pendekezwa sana kuweza kuoga zaidi na ndio maana kwangu mimi napendelea kuoga mara tatu kwa siku pale ambapo niko nimetoka nyumbani asubuhi naogelea na vile vile kama niko kwa ofisi yangu vile vile napenda ku kuegelea vile vile iwe ni kama vile saa sita za mchana ama saa nane za mchana, napenda vile vile kuogelea na pale ambapo nimetoka kazini nafika nyumbani, na hivo nimekuwa na mchoko mwingi ndio hapo sasa napenda kuogelea tena sana zaidi ili ili nikilala niweze kulala vizuri sana bila tatizo yoyote, na nitakapo amka asubuhi mapema, niamke nikiwa na nguvu, kwa ufupi naweza kusema yakwamba napendelea kuoga sana.

Ndiyo, mimi acha niseme tu ya kwamba naenda mahali pa ibada hata mara tatu kwa wiki. Pale ambapo naona ya kwamba sina kazi nyingi za kufanya nahitaji kumshukuru mungu sana zaidi ndio maana kwa kweli. Kwa upande wangu mimi na pendelea sana mahali pa ibada. Na weza kuenda kama vile siku ya tatu na siku ya nne na hata vile vile jumapili naenda kwa ibada kabisa na vile vile naomba mungu sana na kumshukuru ni muhimu sana kabisa kuenda kwenye mahali paibada na kumshukuru mungu pamoja na wakristo wengine. Pale ambapo unakuwa na mahusiano na mungu, inakuwa ni vizuri sana na tena ni vyema kwako wewe, kwa kueza kujua namna gani ya kuishi maisha ya kikristo.

Mimi acha niseme tu ya kwamba napenda kujifunza lugha nyingi sana na hapo awali niliweza kujifunza kwanza lugha ya kifaransa na baadaye nikajifunza lugha ya kiingereza lakini kiswahili nachukulia kwamba ni lugha yangu ya asili kwa sababu bado nilikuwa ningali mtoto mdogo nilikuwa nikiongea kiswahili vizuri sana Lakini naweza kusema tu ya kwamba mimi najua kifaransa kuzungumza vizuri najua vile vile kiingereza kuzungumza vizuri kiswahili hiyo ni lugha yangu kabisa ya asili nazungumza sana tena zaidi na vile vile nazungumza kinyarwanda lugha ambayo inasumuliwa huko nchini Rwanda nayo nazungumza vile vile na hata Lingala. Lingala ni lugha ambayo inazungumzwa ndani ya nchi ya Kongo ndani zaidi sana uko mji mkuu wa watu ambao ni wanasheria na vile vile viongozi wa nchi ndani ya mji huo wanazungumza Lingala na kifaransa Lakini kwangu mimi napendelea kifaransa na Lingala ndio maana naweza kusema ya kwamba nazungumza hata hizo lugha zote mbili na kwangu vile vile ningependa kusema ya kwamba nazungumza na Kirusi kidogo kwa sababu niliweza kusoma hata ndani ya Urusi na nikaweza vile vile kujifunza kidogo kuhusu Kihispania.

Hiyo ni swali ngumu kidogo na tena naweza kusema ya kwamba ni swali nzuri kwa sababu ni ngependa kusema ya kwamba muda mwingi kwangu mimi nakuwa siko nyumbani na kuwa nimeenda kazini na ndiyo maana muda mwingi nakuwa ni nakula tu chakula ya kazini na ndiyo maana naweza kusema ya kwamba sipati muda mwingi sana wakuweza kula nyumbani Lakini nikiwa nyumbani na hitaji kula chakula cha nyumbani kama vile sikuenda kazini niko katika likizo yangu ama niko katika siku za wikendi na jitahidi kuona namna gani na weza kuchukua chakula alafu nikaenda kwenye balikoni na hapo ndipo naona ya kwamba na mazingira mazuri ya kuweza kuikala nikipumsika vizuri na nikikula chakula yangu.

Mimi nimewahi kushiriki mashindano mengi sana na zaidi sana mashindano ambayo inahusika na mambo ya shule. Nimeshiriki katika mashindano mengi sana na ikiwemo ni pamoja na marafiki zangu. Tulikuwa tukishiriki katika mashindano ambayo inahusu shule mbali mbali katika mji wetu na tumeweza kushinda mashindano mengi tu pale ambapo tulikuwa tukifanya mashindano hayo natume shiriki katika mashindano ambayo ilikuwa ni mashindano ya michezo ama mashindano ambayo inahusu mashindano ya elimu kwetu kabisa ilikuwa ni mambo mazuri sana na kuona ya kwamba tumeshinda katika mashindano mengi.

Mimi kwa kweli acha niseme ya kwamba lengo ambalo ni nalo la muda mrefu kazini ni la kuweza kusaidia kampuni iweze kusonga mbele pale ambapo ninapo fanya kazi kwa bidii na vile vile ninapo fanya mipango mbalimbali ambayo inasaidia kampuni kuweza kusonga mbele sana. Ndiyo lengo ambalo naweza kusema mimi kwa upande wangu na pendelea sana kwa upande wangu. Nasema ya kwamba lengo muhimu na ambalo linaweza kusaidia kampuni. Ndiyo lengo ambalo kwangu mimi naona ya kwamba inaweza kuwa sawa. Acha tu ni malizie kwa kusema ya kwamba lengo nalo kuwa nalo kazi ni ndilo linalo hata vile vile kupelekea wafanya kazi wengine waweze kukuheshimu kwa sababu wanajua kwamba uko hapo kwa kuweza kufanya kampuni iweze kusonga mbele na vile vile mambo mengi mazuri ya weze kupatikana ndani ya kampuni ambayo unafanyia kazi.

Mimi ningependa kusema ya kwamba napenda mambo hayo yote mawili Kwanza acha nizungumzie kuandika Kwa upandewangu mimi napenda kuandika sana na pale ambapo ninapoandika Naona ya kwamba na fikiria mambo mengi sana na ni muhimu sana kwangu kueza kuandika mambo mengi kuhusu mada mbali mbali hata vile vile kuhusu uchumi kuhusu siasa na kuandika mambo mengi ambayo naona kwangu ni ya muhimu na vile vile inaweza kusaidia hata familia na jamii na kuongea vile vile napenda kuongea zaidi sana pale ambapo nimealikwa katika mambo flani flani kama vile kwenye tv ama nimealikwa kwenye redio kuweza kuzungumzia mada mbali mbali. Napenda sana kuongea kwa kifupi ningeliweza kusema ya kwamba mambo hayo yote mawili kwangu kuongea na vile vile kuandika naona tu ya kwamba ni sawa.

Ndiyo hilo ni swali nzuri sana kwangu nangoja barua pepe kama vile mara nyingi kwa siku ningeliweza kusema hivo kwa sababu mimi nafanya kazi za mtandaoni na pale ambapo nimeweza kupewa ajira na waajiri mbali mbali nafanya kazi kabisa mtandaoni kwa kupitia barua pepe ambazo tunakuwa tukiwasiliana. Kujua ni mambo gani ambayo tunaweza kufanya na ni vile tunaweza kutatua nini na kazi gani ambazo ni za tharura ili tuweze kuzifanya mbio kama inavyohitajika na ndiyo hivyo kwangu naweza kusema ya kwamba nafanya kazi na kufanya mambo mengi kwa kupitia barua pepe na ndio maana kwangu nachunguza barua pepe zaidi sana katika kazi zangu.

Ndiyo, mimi minapenda kwenda pwani sana na vile vile zaidi sana nimeweza kutembelea inchi mbalimbali za Afrika ya mashariki na kwenda pwani katika inchi mbalimbali kama vile nimeenda Tanzania, nimeenda pwani huko, nimeenda vile vile Kenya, nimeenda pwani huko, nimetembelea Rwanda kabisa huko ndiyo nimeenda pwani na vile vile nimeenda Burundi na Burundi nako uko nimeenda pwani. Wacha tuh niseme tu ya kwamba kwangu mimi kabisa na penda kwenda pwani sana kabisa kwa sababu naona ya kwamba ni vizuri kueza kujiunganisha na vile vile mazingira na vile vile watu mbalimbali ilikuweza kufahamu tamaduni mbalimbali uko pwani na ndio maana kwangu mimi na pendelea hivyo sana zaidi.

Mimi acha niseme ya kwamba napenda sana kufanya hesabu na pale ambapo bado nilikuwa ningali mtoto mdogo, nilikuwa nikifanya hesabu nyingi sana na kujifunza mambo ya hesabu, jinsi ya kuweza kufanya hesabu mbalimbali. Nilijifunza mambo mengi sana na hata niliweza kuingia kwa shule ya msingi nikijifunza hesabu na kuenda hata chuo nikajifunza hesabu mbalimbali na mpaka sasa hivi na weza kufanya hesabu nyingi kwa upande wangu.

Mimi naweza kusema ya kwamba napenda chai na vile vile napenda kahawa yote mbili kwangu napendelea zaidi sana Pali ambapo napoamuka asubui mapema Naona ya kwamba nitatumia chai natumia chai ivo na nachukua vile vile na mkate Lakini ninapoona ya kwamba kuna baridi nyingi ama nina kazi nyingi sana na naona ya kwamba ya muhimu ni kuchukua kahawa na vile vile naweza kuchukua kahawa na ndiyo ambayo naweza kutumia kwa upande wangu. Sasa naweza kusema tu ya kwamba yote mbili kwangu mimi napenda. Napenda kahawa na vile vile ningelipenda kusema ya kwamba napendelea na chai vile vile kwa upande wangu mimi.

Ndiyo, mimi naweza kusema ya kwamba nimewahi kufanya kazi za kujitolea na nimefanya hizo kazi katika kampuni mbalimbali ambazo zinasaidia binadamu zaidi sana kampuni za marekani ambazo zimekuja uku Afrika na vile vile shirika tuseme mbalimbali za kimarekani na za ulaya ambazo zimekuja katika eneo la Afrika kuja kuwasaidia watu walio athiriwa kakwamba tuseme vile kulikuwa mafuriko ama walipatwa na shida ya mazingira na vile vile shida za kivita nimewahi kufanya vile vile mambo na kazi mbalimbali za kujitolea katika mashirika na makampuni hayo ili kueza kuwasaidia watu. Kwa kifupi tu mimi naweza kusema ya kwamba nafanya kazi za kujitolea na vile vile kwangu unaona ya kwamba ni muhimu kuwasaidia wengine na vile vile ni vyema kujitolea sazi moja ilikuwasaidia wengine.

Ndiyo, mimi ningependa kusema ya kwamba kwa upande wangu kabisa napendelea kupiga picha sana na pale ambapo kabisa naona ya kwamba Nina simu ambayo inaweza kupiga picha vizuri naenda katika maeneo mbalimbali kama vile ndani ya mji kutembea katika maeneo ambayo ni ya kihistoria na kupiga picha uko. Kwa vile vile naweza kusema hata nimepiga picha nyingi sana kwa kutumia kamera na vile vile picha nyingi sana kwa kutumia simu yangu Halafu naweza kusema ya kwamba Mimi napenda kupiga picha na vile vile hata kupiga familia yangu picha ili kuweza kueka na kulinda kumbu kumbu za sherehe ambazo tumeweza kufanya ama masiku ambazo tumeweza kuwa tukipitia pamoja na familia.

Nafuata sana matukio ya kimataifa zaidi sana pale ambapo kumekua kuna matukio mengi ya kimataifa tuseme kwamba tuseme katika nchi zetu za Afrika tuzungumzie kwanza nchi za Afrika ya mashariki kama vile Congo, Rwanda, Burundi na hata vile vile Kenya, Tanzania ni vile napendelea sana kuangalia matukio ya kimataifa ya hizo nchi Kwangu mimi naona ya kwamba inakua ni muhimu sana kuelewa ni nini ambacho kinaendelea katika nchi na vile vile kujua ni nini ambayo Unaweza kujua kama vile habari katika inchi mbalimbali za kimataifa ambazo zinakuwa na tukio mbali mbali.

Mimi kwanza ninapoanza kazi naanza kwanza kwa kuanza kusafisha mazingira yangu kama vile tuseme ya kwamba ni ya asubuhi na angalia kwamba ni nini ambacho si sawa kwenye mazingira yangu na kufanya usafi kama vile inavyohitajika. Na pale ambapo ninapomaliza naingia kwa kufanya sala kidogo maombi kidogo ili kuweza kumshukuru mungu na baadaye nikimaliza ndio naweza kuona namna gani naweza kupangilia kazi zangu na kufanya kazi zangu naanzia katika kazi ambazo ni kazi za dharura ili niweze kumalizia kwa zile kazi ambazo si za dharura na ndivyo hivyo ambavyo mimi ninavyo fanya pale ambapo ninapo anza kazi ikiwa hata ni asubuhi ama ni mchana.

Zana ambazo natumia za kijiditi ni zana nyingi sana ambazo zina nisaidia kwa kuweza kuboresha kazi yangu vizuri na kwa kweli naweza kusema ya kwamba zana hizo zina kuwa ni kama vile program ambazo zina nisaidia kwa mambo ya mtandao niweze kuboresha mambo yangu vizuri na mambo yangu yakae sawa. Naweza kusema tu ya kwamba hizo zana kwangu mimi naona ya kwamba ni za muhimu kwa sababu zinafanya niweze kufanya mambo mengi kimtandaoni niweze kutumia mtandao vizuri nikiwa nikitumia hizo zana na vile vile ukiona ya kwamba ni zimekua kama program mbalimbali tutie kama vile Microsoft. Hiyo ni zana ambayo ni ya muhimu sana kwangu kwa mambo ambayo nafanya ya kimtandao.

Mimi naweza kusema ya kwamba kwa kuongeza uzalishaji wangu nafanya mambo mengi sana ambayo ya na nisaidia. Kwanza naanza na kufanya mpango ambao na jua ni mpango wa muhimu na unaweza kunisaidia kwa kufanya mambo yangu vizuri sana. Pale ambapo nina hitaji kufanya kuongeza uzalishaji wangu na vile vile nafanyaa mambo mengine kama vile mazoezi ili niweze kujua namna gani na weza kufanya mambo mbalimbali ya kuweza kunisaidia kuboresha kila kitu ambacho na hitaji ili niweze kuongeza uzalisaji wangu. Na hijo naweza kumalizia kwa kusema tu kwangu mimi kabisa nimekuwa nikitumia zana nyingi sana ambazo na hamini ya kwamba zinaweza kunisaidia kwa kila kitu ambacho ninafanya.

Kwa kweli acha niseme ya kwamba kwangu mimi kabisa sina ndege wa kufugwa nyumbani Kwa sababu unajua kwamba inakua ni ngumu sana kuweza kufuga wanyama pale ambapo unakuwa ukiwa na miche nyingi sana kazi nyingi sana ambazo zinakusumbua ni vigumu kwa kweli kusema ya kwamba unaweza kufuga wanyama ama ufuge ndege nyumbani Lakini ningelipendelea kufuga ndege kwangu mimi napenda sana zaidi kufuga kuku Lakini siku hizi achatuneseme ya kwamba sipati muda wa kushugulikia kuku hizo ili ziweze uenda kula chakula nyingi sana ama mambo mengine ndio mana kwangu mimi naweza kusema ya kwamba sifugi ndege wa nyumbani kwa sasa.

Asante sana kwa hilo swali, mimi ya acha tu niseme ya kwamba napenda wachezaji wengi sana wa michezo na kama vile tuseme kwanza hapa ndani ya bara la Afrika na penda wachezaji wa mchezo kama vile wa apo Tanzania Samantha ambaye anacheza vizuri katika timu ya taifa na vile vile wachezaji wa mchezo kwenda huko Kongo ambao walikuwa wakicheza vizuri katika timu ya mazembe. Kuna huyu ambaye walikuwa wakiita na ni putu tresor ambaye alikuwa akicheza vizuri sana naye katika nchi hiyo katika timu ya mazembe. Na nisemi tu ya kwaba kuna wachezaji wengi ambao kwangu mimi na wafuraiya. Acha tuingie ndani ya ulaya ambapo ukuna wachezaji wengi Tumkamate kwanza kama vile Mbappe ambaye ni mchezaji ambaye alitoka Afrika uko Cameroon Lakini kwa sasa anazaliwa uko Ufaransa ni wazazi waki ndio waliweza kua wakiishi uko Afrika Kamerun Huyu ni mchezazi bora ambaye alikuwa kicheza katika timu ya Paris Saint Germain Kwa sasa hamehamia katika timu ya Real Madrid na naweza kusema kwamba huyo ni mchezaji ambaye kila mtu alimpenda pale ambapo kulikuwa na michezo ya kimataifa iliopita, miaka iliyopita, alikuwa akicheza vizuri na hata sasa anacheza vizuri kwa sababu ameshahamia katika timu kubwa sana ya Real Madrid. Tunaweza kusema kwamba ni mchezaji bora na tukiingia hata vile tuone mchezaji kama vile Lionel Messi ambaye ameweza kuchukua vikombe vingi sana. Huyo naye amecheza vizuri na anafanya vizuri na ndio maana nampenda sana na na mshabikia na ukiangalia hata Cristiano Ronaldo ambaye kwa sasa anacheza vizuri katika timu huko Saudi Arabia. Nae ni mchezaji bora kabisa kwangu mimi tu wacha niseme ya kwamba na wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri katika nchi mbalimbali, marekani, huko ulaya na hata apa Afrika.

Ndiyo, acha niseme tuya kwamba, mimi kwa upande wangu kabisa napenda asali sana. Kwanza asali ni kitu muhimu sana na asali inakua ikifanya mtu awe na afyanjema pale ambapo unapo tumia asali na asali inatumiwa kwa vitu vingi kama vile kwa chakula. Kwa mba hiyo asali ni muhimu kabisa kwa binadamu na vile watu wakiwa wakitumia asali inashauriwa sana kabisa kwa watu kweza kutumia asali.

Ndiyo ni mewai kuona bahari katika nchi mbalimbali, nilitembelea kwanza nchi ya Tanzania, nikaona bahari huko na vile vile nilitembelea bahari ambayo inakuwa na mipaka kama vile Burundi, Tanzania na Kongo, iyo bahari ambayo inaitwa Tanganyika. Ni bahari nzuri sana tena kubwa, tena ndefu kabisa ambayo inakua ikuwa na samaki wengi ambao ni samaki wazuri na vile vile ina mambo mengi sanaaaa ambayo kwa kweli watu wengi wanafurahia kuenda kando ya ziwa hilo na kuangalia mambo mbali mbali. Kwangu tunaweza kusema ya kwamba nimewahi kuna bahari na vile vile kule mji wa Kaskazini ndani ya Kongo ambapo kuna mpaka wa Rwanda na Kongo kuna vile vile bahari ambayo wanaita Laki kivu kwa lugha ya kifaransa. Hiyo nayo ni bahari ambayo nimeiwahi kutembelea uko wakati ambapo nileweza kutembelea uko. Niliangalia kabisa ina mazingira mengi sana na kwa kweli nilisikia kwamba hata ivo ivo ina gesi iyo bahari. Na naweza kusema ya kwamba mimi nimewahi kutembelea bahari nyingi sana na vile vile za kando kama vile huko ngambo ya huko kinchasa na vile vile Mombasa nimeweza kutembelea bahari nyingi sana kwa upande wangu.

Mimi acha niseme tu ya kwamba ni mezoea sana kuhifadhi pesa zangu katika benki mbalimbali na kama vile kwa sasa kuna hizo ambazo wanaita kripto ni hapo ambapo unaweza kuhifazi pesa ukijua ya kwamba siku zijazo utaweza kupata faida mbalimbali ya hizo pesa ambazo uliweza kuhifazi ndani ya kripto kama vile hiyo ambayo tunaita bitcoin ni kripto ambayo ukiifazi pesa umo unaweka tu ukisema ya kwamba baada ya mwaka ama miaka ngapi hivi nitaweza kutoa na kupata faida nyingi sana lakini sio hiyo tu nahifazi ata pesa kwa benki hizi za mtaa ambazo unajua ya kwamba ni benki zinakua na usalama na ninaweza kuweka pesa zangu humo bila tatizo yoyote. Kwangu mimi naweza kusema tu ya kwamba nahifazi pesa kwa benki.

Kwa kweli naweza kusema ya kwamba kwa kushugulikia muda wa mwisho kwangu mimi naona ya kwamba ni vyema sana kwanza kujianda katika huo muda wa mwisho kwa mfano ikiwa niko kazini na nataka kujiandaa kuenda nyumbani na angalia na mnagani nitamalizisha kazi yangu vizuri na nikiweza kumalizisha kazi yangu vizuri ndiyo naweza kuona namna gani naweza kuondoka na kuenda nyumbani baada ya kueza kupanga mambo yangu vizuri mbalimbali na kupanga mpango wa vitu ambavyo nitaweza kufanya wenda kesho ili mambo yote ya weze kukaa sawa. Kwa mwisho mimi naweza kusema tuya kwamba muda wangu wa mwisho kwangu mimi na ushugulikia vizuri sana na kwa sababu unajua ni muda ambao nitakuwa nimipanga mambo yangu kwa usawa.

Kwa kweli acha niseme tu ya kwamba napenda kusikiliza redio, kuna habari mbali mbali ambazo kwangu mimi naona nizamuhimu na zinanifanya niweze kusikiliza redio. Kwanza kwa mfano niseme ya kwamba nasikiliza redio hiyo ya Ufaransa ambayo wanaita RFI ambayo inakua kwa lugha ya kiswahili apa inchini Kenya. Kwangu mimi naona ya kwamba ni redio ambayo inatoa habari na inazoea zaidi sana kutoa habari kuhusu Afrika ya mashariki, mambo ambayo yanaendeka uku kusini mwa Congo ambayo yaneendeka uko mashariki mwa Congo ambayo inakuwa ni mambo ya matatizo ya usalama. Napendelea sana kufuatilia habari hizo na siyo hizo tu habari za kiuchumi hapa Kenya na vile vile hapo Tanzania na katika inchi zingine zingine kama vile Marekani kujua namna gani raisi wa hapo Marekani ameweza kuingia ndani ya inchi kama Venezuela na kumchukua raisi wa hapo na kumpeleka Marekani katika gereza za Marekani Kwangu mimi naona ya kwamba ni habari ambazo mtu unahitaji kabisa kufuatilia kwenye redio na hata hivyo hivyo ikiwa ni muhimu sana kuangalia magazeti. Kwangu mimi naweza kusema tu ya kwamba napenda sana kusikiliza redio na redio inanipatia taarifa nyingi mbalimbali ambazo unahitaji kujua.

Mimi achaniseme tu ya kwamba naweza kupiga picha marambili kwa mwezi ama hata maramoja kwa mwezi kwa sababu kwangu mimi sijazoya sana kupiga picha pale ambapo sinamda kwa sababu na kuwa nikifanya kazi nyingi sana ambazo zina nizuiya sana kupiga picha na pale ambapo naitaji kupiga picha ni kusema ya kwamba ni meweza kwa mfano kutoka ni meenda weekendi na marafiki zangu ama ndugu zangu Tumeweenda kutembea maeneo mbalimbali ya mji na kuangalia mambo mbalimbali ambayo Yanapatika na ndani ya mji ndio hapo na weza kusema ya kwamba na pendelea kupiga picha Lakini kwangu mimi kabisa sina huo uzoefu wa kupenda kupiga picha mara kwa mara hata kama kwangu mimi najua vile namna ya kupiga picha vizuri kabisa ni kama vile ni meweza kujifunza mafunzo mbali mbali lakini kwa sababu ya kukosa mda kazi zimekua nyingi sana ndiyo mana kwangu mimi sipigi picha sana na pendelea tu kupiga picha pale ambapo kuna shere nyingi sana ama kuna sherehe na siku kuu ambazo zinaitaji kwangu mimi niweze kupiga picha pale ndio naona ya kwamba ni muhimu na ninaamua kusema ya kwamba na weza kuchukua picha mbali mbali na niweze vile vile kujua mambo mengine na kueka kumbu kumbu za picha.

Kwa kweli, acha tu niseme ya kwanza kwamba mimi na sherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuweza kuwa alika ndugu zangu na marafiki zangu tuweze kusherekea kwa pamoja. Kwa sababu kwangu mimi naona ya kwamba hiyo inakuwa ni kama ni siku muhimu kwa binadamu na ndio naona ya kwamba ni muhimu vile vile kuweza kuwa alika marafiki, ndugu, mbalimbali na hata vile vile hawa ambao naona ya kwamba ni wafanya kazi wenzako. Inakua niya maana sana kuweza kuwaalika ili waweze wa sherekee siku kuu yako ya kuzaliwa na kwa kweli naipenda kwa sababu ni na marafiki mengi wakiona siku yangu ya kuzaliwa imeweza kufika Wanani andalia zawadi nyingi sana ambazo kwa upande wangu mimi nakuwa ni kifurahia na napenda hivo hivo Ndiyo maana na waze kusema ya kwamba kwangu mimi kabisa na furahia siku yangu ya kuzaliwa.

Acha niongee kwa kusema ya kwamba kwa kuboresha michakato ya kazi kwangu mimi naona ya kwamba inakua ni muhimu sana na ndio maana nayafanya hayo mambo kwa kuweza kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu. Tukiweza kufanya mikutano mbalimbali ambayo tunajua ya kwamba mikutano hiyo inaweza kutusaidia, kuboresha michakato ya kikazi vizuri sana. Na hata hivo tunakua vile vile tukiangalia namna gani tunaweza kupata mafunzo ambayo ni muhimu na mafunzo ambayo inaweza kutusaidia, kuboresha michakato ya kazi vizuri sana. Na ndiyo mana naweza kusema tu ya kwamba kwangu mimi naboresha michakato ya kazi kwa kuweza kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu ya kwanza. Ya pili najiandaa kuangalia namna gani naweza kufanya mpango ambao ni mpango mzuri. Na ya tatu naona ya kwamba ni nini inaweza kuwa muhimu kwangu ama kwa wafanya kazi wengine kama vile tuseme mazooezi.

Muziki ambao ninao sikiliza mara nyingi na weza kusema kuna mziki nyingi sana ambayo kwangu mimi na ipendelea na zaidi sana tuseme mziki ya kibongo. Napenda sana mziki ya kibongo kama vile ya msani diamond na vile vile msani kama vile alikiba. Napenda miziki zake na vile vile napenda miziki za darasa wale wote ni wabongo kutoka katika inchi ya Tanzania na apa inchi ya Kenya. Napenda mwanamiziki kama vile kaligraph nae vile vile anafanya vizuri katika mambo ya miziki. Tukiingia katika inchi ya Kongo napenda wanamiziki sana wengi hapo kama vile kofi olomide hata na fali pupa alikiwa alikiimba mambo mengi sana. Na vile ma nyimbo zake zilikuwa ni nyimbo nzuri sana ambazo nilweza kufurahia Kuna ile nyimbo ambayo aliweza kuimba katika uo mwaka wa elfu mbili na saba Ilikuwa ni wimbo ambao wanaita kwa lugha ya kifaransa asosie Iyo ni nyimbo nzuri sana nimependa kwa sababu ilikuwa inaenda kama vile rumba na rumba ni moja ya miziki ambayo imekua ikipendwa sana ndani ya bara la Afrika na hata ivo kwa sababu imetokea huko Kongo imekua ni mziki mzuri sana Kwangu mimi tu wacha niseme ya kwamba na pendelea mziki ya kibongo na miziki kutoka huko Kongo.

Ndiyo, napenda kujifunza historia sana na zaidi sana napenda kujifunza historia ya Afrika. Nimeweza kusoma vitabu vingi kuhusu historia ya siasa ndani ya Afrika na vile vile kuhusu historia ya kiuchumi vile ilianza hizo miaka ziliweza kupita. Na nimejifunza mambo mengi sana kuhusu historia, acha tu niseme ya kwamba, historia ni muhimu sana, inafanya uwezi kujua mambo ya zamani, alafu uwelewe mambo ya sasa, na vile vile uwezi kujiandaa katika mambo ambayo ya takuja. Ndiyo maana naweza kusema ya kwamba ni muhimu sana kujifunza historia na kwangu mimi najifunza sana historia kupitia vitabu mbalimbali hata magazeti mbalimbali ambazo zinazungumzia kuhusu historia.

Mimi nilikuwa na penda kuimba pale ambapo nilikuwa bado ningali mtoto mdogo na hata kwa sasa na penda kuimba. Nilikuwa nikingia katika kundi za waimbaji makanisani na kujifunza namna gani ya kuimba. Na siyo kuimba tu kujufunza vile vile jinsi ya kuweza kupiga vinanda. Kwangu naweza kusema tu ya kwamba kuimba ni muhimu na nilueza kujifunza Maambo mengi sana kupitia kuimba Niliimba kabisa nyimbo ambazo ni nyimbo za mungu na za utukufu Kwangu mimi tu achaniseme ya kwamba na pendelea sana kuimba na kuimba inakua kwangu kama vile kipaji ni imbe ili niweze kumsifu na kumuabudu mungu kwangu naona ya kwamba Ndiyo inakua ya maana sana na pale ambapo unaitaji hata kumuomba mungu Naanza kwanza na kuimba nyimbo za kueza kumushukuru na hata nyimbo za okovu ili kujua kwamba mungu ni muema kwangu naandii ambaye ananisaidia ninafaa sana kumuimbia katika maisha yangu.

Ndiyo kwangu acha niseme ya kwamba napenda mazingira ya misituni na napenda sana kutembea misituni kuangalia namna gani mazingira iko na kuona vile vile ingisi mazingira imekua ikikaa. Ndiyo maana naweza kusema tu ya kwamba kwa upande wangu na penda kutembea sana misutuni, kutembea porini na kuona na mnagani uko kuko kukua na usiano na misutuni inakuwa ni vizuri kwangu na nakuwa nikipenda sana na kufurahia vile vile. Acha tuniseme ya kwamba mimi kwangu kutembea misutuni Inanifanya kwa kweli niweze kujisikia vizuri vyema na nijisikie kwa kweli ni nahuo uhusiano na misutuni Kwangu unaona ya kwamba inakuwa ni muhimu na niya maana.

Mtu anaeanza kazi kwangu mimi naweza kumpa tu ushauri wa kusema aweze kufanya kazi vizuri na pale ambapo hajui kitu anaweza kumuangalia manager waki ambaya na msimamia msimamizi wa kazi ili aweze kumusaidia pale ambapo haelewi ninini cha kufanya ama amepewa kazi ya kufanya kwa siku lakini anaona ya kwamba iyo kazi inakuwa ningumu sana kufanya na kuwa tu nikipendekeza ya kwamba jitahidi kuangalia na mna gani anaweza kuwa na uhusiano na marafiki wa kazi na vile vile kuangalia na mna gani anaweza kuwa na usiano na wasimamizi wa kazi ili pale ambapo anaweza kuwa na tatizo anaweza vile vile kuangalia wasimamizi wa kazi na wakaweza kumusaidia katika mambo mbalimbali ambayo anayofanya.

Mimi naweza kusema ya kwamba nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuweza kutafuta mfumo mbalimbali ambazo najua ya kwamba zinaweza kunisaidia kuweza kulinda faragha yangu na vile vile siweki mambo yangu yote mtandaoni kwa sababu najua ya kwamba inaweza kuwa shida kwangu pale ambapo mtu akigundua ya kwamba nina data zangu ambazo ni muhimu na akakuja akaziiba ama kuzichukua na kuzitumia katika mambo mengine mabaya ya kweli naweza kuona ya kwamba hiyo inakua imenikera sana ndiyo maana kwangu mimi na jitahidi sana kutokueka mambo mengi sana ambayo yangu naona kwamba ni muhimu ya kikazi kuiweka mtandaoni. Na kwa kweli kuna zile system ambazo zinakusaidia sana kuilinda faraga yako mtandaoni kama vile tuseme kwa mfano ukitumia gmail. Unaweza kulinda faraga yako vizuri sana na vile vile kuna hizo ambazo wanaita kama vile VPN ambazo unaweza kutumia ili kuweza kulinda faraga yako watu wasiweze kujaribu kukuiba na kwangu mimi naona ya kwamba ni vema na ni vizuri sana kujua namna gani unaweza kulinda faraga yako mtandaoni.

Tunda langu la kupendezwa ni lile ambalo unapenda kula kila asubuhi tuseme kama vile machungwa na mapera. Kwangu mimi naona kwamba ni muhimu sana kuyatumia na kwa kweli inakuwa ni hiyo matunda ya asili. Naona ya kwamba kwangu ni vyema kabisa kuyatumia na napenda sana kuyatumia. Ndiyo maana kwangu napenda hiyo matunda na ndiyo maana na itumia kila asubuhi. Na pale ambapo nimeona kwamba imekwisha najitahidi kuona ya kwamba naweza kuenda katika duka na kununua. Ama kuweza kufanya kuyanunua mtandaoni na kuna iyo mandizi ambayo kwa kweli mimi kwangu na furahia pale ambapo ni nayo ya kunda na matunda kwangu mimi naona kwamba ni ya muhimu kwa kujenga mwili.

Mimi nakula vyakula vingi mbalimbali mchana pale ambapo tuseme kwa mfano niko kazini. Kazini tuna mahali ambapo tunapewa vyakula vizuri sana na ukienda hapo unachagua wewe mwenyewe ni chakula gani ambacho unahitaji. Kuna vile kama vile nyama, kuna samaki, kuna vile ugali, kuna mchele, ni kwako wewe mwenyewe unaweza kujua ni chakula gani ambacho unahitaji. Lakini mimi mchana kuna vile napenda chipsi na vile vile kuitumia na wali pamoja na samaki. Kwa upande wangu ndiyo chakula ambacho nakuwa nikipendelea kula mchana lakini kuna wakati ambapo na amua vile vile kuona namna gani naweza kula hata vile samaki na ugali napenda ambayo inakua ikona mboga pembeni na hiyo ambayo kwetu tunaita kachumbari kwangu mimi kabisa napenda na nafurahia sana zaidi.

Kweli naweza kusema ya kwamba muda mimi nao ushugulikia kazini kwa kuona namna gani naweza kupanga mambo yangu vizuri kama vile kwa mfano naangalia ni kazi zipi ambazo ni za dharura na kuona namna gani naweza kuzishugulikia mbio kwa haraka kabisa ili ikiwa ya muajiri wangu wanazita. Kushugulikia hizo kazi mbio na kuona namna gani naweza kuzimaliza kwa haraka na ndio hapo na sema ya kwamba muda huo unakua ni muda ambao kwangu mimi naona ni muda muhimu wa kweza kufanya kazi vizuri na kazi kwa bidii ili kuweza kushugulikia mambo mengi zaidi Nivyema sana unapokuwa kazini, uweze kuchukua muda, mwingi sana kuweza kufikiria namna gani utaweza kufanya kazi zako vizuri tena kwa bidii, baada ya kufanya kazi ukiwa ukizurura ama kufanya mambo mengine ambayo si sawa kwa kazi.

Kwa kweli yacha niseme tuya kwamba, mimi nakumbuka walimu wengi kutoka shule, kwanza tuanze na shule la msingi, nilikuwa na walimu ambao kwa kweli nilikuwa na wapenda, lakini vile vile walikuwa ni walimu ambao walikuwa wakitu adibisha sana zaidi, pale ambapo tumekua tukikosea. Enzizile za zamani kabisa nakumbuka mambo mengi ya likuwa ya kipitikana. Pale ambapo ukushuleni na haukueza tusemi kwa mfano kufanya vizuri ama kujibia swali la mwalimu vizuri alikuwa akikuadibisha. Na nakumbuka mambo hayo kabisa na jisikia kwamba na furai sana. Na vile vile achatuniseme ya kwamba mambo mengi walimu wengi na wakumbuka na zaidi sana sekondari kulikuwa walimu ambao nilikuwa nikipenda walikuwa wakitufundisha hata mambo ya kijamii wakitufundisha historia za uko Ugiriki, historia za uko ufaransa na mambo mengi sana kabisa, na kumbuka walimu kwangu na nafurahia sana kwa kweli kwa sababu walikuwa ni walimu wazuri sana. Acha tu niseme tu ya kwamba mambo ya shule na ya kumbuka na kulikuwa mambo mengi sana katika shule ni ambayo nilikuwa nikia apenda kwa upande wangu.

Acha niseme tu ya kwamba mimi napendelea yote mbili napendelea kwanza shati kwa sababu shati ukivaa kabisa na kama unahitaji kutoka nje kama kuenda kutembea mahali ambapo ni pazuri uweze kuenda kwenye mkutano mbalimbali na uweze kujua namna gani ya kuvaa kwa sababu pale ambapo utaweza kuwa mbele ya watu ukiongea ukizungumza na watu na wako wakiwa wakikuona hawa watu ni vizuri sana ukue umekaa vema na umevaa vizuri na ndio maana kwangu mimi na weza tu kusema tu ya kwamba napendelea sana shati lakini na kuna huo muda ambao napendelea kuvaa t-shirt pale ambapo naenda wikendi nataka kutembea na marafiki zangu katika mtaa ama nataka kufanya mambo mbali mbali ama tunataka kutembelea Tuseme vile vile maeneo mbalimbali za mtaa kwangu mimi naona kwamba kuvaa t-shirt inakuwa ni rahisi sana na inakufanya kabisa uweze kutembea kwa urahisi na kuzungumza ama kukaa pamoja na marafiki zako kama imekua ni wakati wa wikendi.

Mimi acha niseme tu kwamba napenda wanyama wa aina yote na pale ambapo nahiitaji tuseme kwa mfano kutembelea. Wanyama porini na kuangalia wanyama napendelea sana wanyama wengi sana kuwaangalia kama vile vifaru na ukiona kama vile tembo. Wanyama ambao nawapenda sana na vile vile na kuwa nikipenda sana wanyama wengi kuangalia namna gani wanao wanavyoishi huko maporini kwangu na kuwa nikifurai sana na hata vile acha tuseme tu na simba vile vile napendelea kuwaangalia wanyama kama hao Kwangu mimi naona ni vizuri sana kwa upande wangu kuwaangalia wanyama katika maeneo mbalimbali kama vile porini.

Mimi wakati wajua kali pale ambapo nimeona kuna jua kali najitahidi kuona namna gani naweza kujikinga na hiyo jua kali kwa sababu mi siwezi kupatwa na madhara mbalimbali ama kueza kupata ugonjwa kutokana na hiyo jua kali na ndio maana kwangu mimi naona ya kwamba ni muhimu sana kuweza kujikinga na jua na pale ambapo umejikinga na jua unakuwa kwa kweli umeweka afya yako katika mazingira mazuri Acha tu niseme ya kwamba kwangu mimi napenda sana kujua namna gani ya kutafuta mbinu za kuweza kujikinga Wakati kuna jua kali ambayo najua ya kwamba inaeza kunizuia kufanya mambo mengi mbali mbali ambayo nahitaji kufanya.

Mimi kwa kukamilisha kazi kwa wakati na jitahidi kuona na mnagani na weza kuboresha mbinu zangu ambazo ninazo zifanya ili kueza kufanya kazi hiyo na hivyo hivyo kufanya mipango ambayo na jua ya kwamba mipango hii inaweza kunisaidia kueza kufanya kazi zangu vizuri na pale ambapo umeweza kufanya kazi vizuri. Itakuwa ya kweli kwamba utaona ya kwamba ni mzuri sana na ni vizuri sana kuangalia namna gani. Unaweza kumaliza hizo kazi kwa wakati. Pale ambapo umepanga mpango mzuri kwa kweli na kazi zako zitaendeka vizuri na utaweza vile vile kujua na mnagani ya kueza kukamilisha kazi zako kwa wakati ndio maana kwangu mimi na pendelea sana kufanya mipango ambayo na jua kwamba ineza kunisaidia kukamilisha kazi zangu kwa wakati.

Mimi pale ambapo naona kuna wasiwasi najitahidi sana kujua hiyo wasiwasi imetokana na nini na hapo nikimaliza naweza kufanya mpango mbalimbali ambayo unaweza kunisaidia kukabiliana na wasiwasi huo ili niweze kujua ni nini naweza kuwa muhimu kwangu pale ambapo Nimekua nikiona kuna wasiwasi kwa upande wangu ama wasiwasi kwa upande wa familia yangu na hata tuseme hata marafiki zangu na ndio mana kwangu mimi najitaidi kwa mfano kama najua ya kwamba ni mambo ambayo imekuwa magumu kwangu kutatua na weza kuwasiliana na viongozi wa nchi ama viongozi wa mtaa ili waweze kupeana na mambo ama waweze kupeana maneno ambayo wanajua ya kwamba inaweza kuwasaidia wanainchi kujua ni nini kinatokea ama ni shida gani ambayo inatokea kuhusu hiyo wasiwasi ambayo imeweza kujiitokeza ni mzuri sana kuweza kuwasiliana na viongozi wa mtaa ama viongozi wa inchi ilikuweza kuwauliza maneno mbalimbali kuhusu wasiwasi.

Mimi acha tu niseme ya kwamba naamka mapema pale ambapo ninafanya kazi mbalimbali ambazo najua ya kwamba ni kazi ambazo zinahitajika kufanywa kwa siku na ndipo hapo nasema ya kwamba naweza kuamka na kufanya hizo kazi asubui mapema ili nijue namna gani nitaweza kuzikamilisha kwa wakati na kuweza kuzipea kama ni kwa wakurugenzi. Ama vilevile watu ambao wameweza kunipea ajira. Na naweza kusema vilevile ya kwamba naweza hata vilevile kujua namna gani ya kuamka usiku, pale ambapo tuseme kwa mfano kuna dharura ama kuna mambo ambayo yananihitaji kuweza kukamilisha ndani ya usiku huo Kwangu mimi naona ya kwamba ni muhimu sana kuweza kuamka usiku na kukamilisha hayo mambo ambayo yanakuwa kama vile ni dharura ndani ya usiku huo.

Mimi acha tu niseme ya kwamba, napenda sanaa nyingi sana. Kwa upande wangu kwanza acha niseme ya kwamba, napenda sanaa ya miziki. Na vile vile acha niseme ya kwamba, napenda sanaa ya kuchora. Sanaa ya uchoraji kwangu naona kwamba inakua ni muhimu sana. Na vile niliweza hata vile vile pale ambapo nilikuwa katika shule la msingi kujifunza mambo mengi sana ambayo yanahisi nahisi ya kwamba inaeza kunisaidia katika siku zijazo mambo ambayo ilikuwa ni mambo ya uchoraji na nilikuwa nikichora nilikuwa nikifanya vizuri kabisa katika mambo ya uchoraji na kwangu nilikuwa nikiona kwamba ni mambo muhimu sana ambayo inaweza kunisaidia. Lakini siku hizi inahitaji kujua namna gani naweza kuunganisha mambo ya uchoraji na kiteknolojia ili pale ambapo ninapofanya mambo mengi sana au kutoa nakala nyingi sana ziweze kuwa ni nakala za kuchora ambazo zimependwa katika dunia yote nzima hata hapa bara la Afrika Ndiyo maana kwangu mimi naweza kusema tu ya kwamba napenda kuchora sana zaidi.

Mimi najitahidi sana kujua namna gani naweza kushughulikia udhaifu wangu kazini kama vile kwa mfano kujua namna gani naweza kupanga mbinu ambazo zinaweza kunisaidia kunipa nguvu na kunipatia vile vile uwezo wa kueza kushughulikia mambo yote yakakaa sawa na pale ambapo kwa mfano tuseme ya kwamba nahitaji msaada kutoka kwa wafanyakazi wenzangu. Ama kutoka kwa mkurugenzi, tuseme vile vile hata kwa manager Najitahidi kujua kwamba naweza kuwasiliana na OVP ili waweze kunisaidia na pale ambapo wameweza kunisaidia nakuwa nikikaa nikijua kwamba Hapa sasa nimejua namna gani ya kufanya hayo mambo na siku ingine kabisa Nitajitahidi kuwa na nguvu na vile vile kutokuwa na udhaifu ambao unaweza kunizuia kufanya kazi zangu vizuri pale ambapo ninapokuwa kazini. Sasa acha tu niseme tu ya kwamba kwangu tu mimi nafanya tu mbinu mbalimbali ambazo najua kwamba zinaweza kunisaidia kutoa udhaifu katika kazi zangu.

Mimi acha tu niseme ya kwamba kwangu napenda majira ya kati Sipendelei sana majira ya baridi ama majira ya joto sana zaidi Nilitembelea katika inchi za huko magharibi kama vile tuseme urusi na nilitembelea huko ilikuwa ni wakati wa baridi sana kwangu mimi sikuweza kupenda kwa kweli kwa sababu nilienda huko nilikuwa sijajitayarisha sana zaidi kwa sababu ilikuwa ikihitaji kuwa na mavazi kabisa hayo ambayo ni mavazi ya kuweza kujikinga na baridi nyingi sana. Na ndio maana kwangu mimi sikuweza kufurahia nyakati ama majira hiyo ya baridi na wakati huo barafu zilikuwa hata zikianguka na ndio maana kwangu mimi naona kwamba ilikuwa ni ngumu kwangu kuzoea mazingira hayo. Na naweza kusema ya kwamba na nyakati za joto vile vile pale ambapo kumekuwa kuna jua kali mimi kwangu kabisa si pendelei na pendelea tu pale mbapo naona mazingira imeka ikikuwa sawa kuna upepo mzuri sana kama vile katika inchi za Afrika ya mashariki Tukichukua inchi kama vile Rwanda, Kenya, maeneo mbalimbali, ndani ya Kenya na vile vile Tanzania. Kuna vile ambapo unaona kuna upepo mzuri na hata vile vile mazingira inakua imekaa sawa na kunakua hakuna joto nyingi sana na hakuna baridi nyingi sana. Ndiyo kwangu ayo ambao naona kwamba ni majira mazuri kwangu na ndiyo ambayo nakuwa nikipendelea kwa upande wangu.

Asante sana kwa kuweza kuuliza swali hilo, likizo yangu ya ndotu kwa kweli, pale ambapo unaona ya kwamba nitapewa likizo tusemi kwanza mwaka huu, nita jitaidi kuona na mnagani na weza kutembelea inchi mbili kama vile Kanada na Marekani na nione na mnagani huku wanakawa kiishi, na hata ikiwezekana niweze kutafuta na kazi nyingine huko kwa sababu nakuwa nikifurahia sana watu amba wanatoa makazi katika maeneo ya huko marekani na vile vile kanada kwangu napendelea sana na minia kwamba na weza kupata kazi huko wenda pale ambapo na weza kuenda likizo na weza kufika huku na kutafuta makampuni mbali mbali ambazo naweza vile vile kupendekeza ujuzi wangu ambao ni nao katika mambo ya kiteknolojia na mambo mengine mengi zaidi. Lakini vile vile napenda kutembelea ufaransa pale ambapo nitakua ni nalikizo Ndiyo ndoto yangu ambayo nakua nikipendelea kwangalia mji mbali mbali kama vile Monako kama vile vile Paris na vile vile kuna uo mji ambao wanaita Marseille hizo ni miji za ufaransa ambazo kwangu mimi naona ningependa kutembelea kwa sababu zina hizo historia na majengo mbalimbali ya kitamaduni ambayo bado wanaendelea na kueka vizuri sana katika inchi yao na ndio maana kwangu mimi tunawaza kusema tu ya kwamba ndio inchi ambazo ningependa kutembelea na vile vile hata ndani ya Afrika napenda kutembelea wakati walikizo inchi kama vile Rwanda na inchi kama vile Kenya, Uganda hizo ni inchi ambazo kwangu mimi napendelea.

Mimi achatu niseme ya kwamba napenda mambo yote kwa mfano pale ambapo naona ya kwamba mimi kama mfanyakazi na wafanyakazi wenzangu ni tuko kwenye kampuni mbali mbali wafanya kazi wenzangu wanahitaji tufanye mchezo na ingine kampuni. Kwangu mimi na furahia sana na pale ambapo naona ya kwamba ni mchezo wa mpira na ingia kwenye timu na kucheza katika timu ya wafanyakazi wenzangu pale ambapo tunaweza kuingia kwenye kiwanja cha mpira napendelea sana zaidi na vile vile napendelea hata tu na niseme kutizama namna gani wengine wanacheza kama vile timu kama vile za huko marekani na vile vile timu za huko ulaya Kuna hiyo timu ambayo wanaita Real Madrid na kuna hiyo Barcelona na hata hivo kuna hiyo ambayo timu wanaita Paris Saint German ambayo ni timu ya huko ufaransa napendelea pale ambapo hizo timu za mpira zinapofanya vizuri kwenye viwanja vya mchezo.

Mimi wakati walikizo na weza kusema na jistawisha tu kwa kufanya mambo mbalimbali ili niweze kujua namna gani kwa upande wangu mwenyewe naweza kupumzika. Na ndiyo maana tu naweza kusema tu hivyo ndivyo kwa upande wangu mimi naweza kujistawisha.

Asante sana kuhusu swali hilo. Kwangu mimi labda niseme ya kwamba kuna vinywaji vingi ambavyo na vipendelea kwa upande wangu. Acha tuanze kama vile na chai. Chai kwangu mimi naipendelea kama vile kwa mfano asubuhi pale ambapo ninapo jitahidi kuenda kazini. Naona namna gani naweza kukunywa chai na kuchukua hata mkate ili niweze kuwa na nguvu zaidi za kuweza kufanya kazi asubuhi pale ambapo nitakuwa nimenda kwenye kampuni kwa kazi. Na vile vile napendelea hata kahawa pale ambapo na jua ya kwamba nina kazi nyingi ambazo nitafanya na zitanifanya niweze kudumu kazini na hapo ambapo naona ya kwamba itakuwa ni kwa masaa marefu na jitahidi kuona kwamba naweza kukunywa kahawa. Lakini kinywaji ambacho kwangu mimi napendelea tena sana zaidi kwa upande wangu ni juisi ambayo ikiwa ni ya baridi pale ambapo inakuwa ni wakati wajoto. Kwangu mimi napendelea sana na naona ya kwamba kuna juisi mbalimbali kama ya machungwa ya mapera na hata ivo ivo ya mandizi kwangu naona ni sawa tu na napendelea sana zaidi.

Ndio hilo ni swali nzuri sana acha nianze tu kusema ya kwamba mfanya biashara bora zaidi ni huyo mfanya biashara ambaye anawasaidia wateja kupata bidhaa nzuri sana kabisa pale ambapo mteja amekuja katika duka lako anahitaji vitu ama vifaa mbalimbali. Kwako wewe unamshughulikia vizuri sana kabisa na pale mbapo unaweza hata kumpunguzia bei ndipo naweza kusema ya kwamba wewe ni mfanya biashara mzuri Kwa sababu siku nyingine ata kuja na wengine wateja na hata ye mwenyewe anaweza kuja kwa upande wake ili kuweza kununua bidhaa nyingine na kununua vifaa vingine ambavyo anahitaji kutumia. Acha tu niseme ya kwamba mfanya biashara bora ni huo ambaye anampango mzuri sana wa kujua namna gani anaweza kushughulikia wateja wengi kwa mara moja.

Acha tu niseme ya kwamba mimi nina shuguli nyingi sana za wikende na pale ambapo naona kwamba wikendi yangu inakua inamambo mengi sana kwa mfano na itaji kuatembelea marafiki wangu mbali mbali ambao nimekua nimefanya siku nyingi sijaonana nao. Na jitahidi sana kuona ni namna gani tunaweza kushirikiana katika wikendi, tukitembea katika maeneo mbalimbali, ata kutafuta eneo ambapo tunaweza kuka kwa pamoja na kula, vyakula na vinyuaji mbalimbali. Hapo kabisa nakuwa ni kifurahia sana. Achatuniseme tuya kwa mba mimi kusherekea wikendi yangu na ona namna gani na weza kunyua kahawa na marafiki zangu na vile vile na jitaidi kujua mambo ya kufanya na pale ambapo niko na watu wengine ambao na ona ni wamuhimu ambao na itaji kualika. Na walika katika maeneo mazuri sana Lakini kuna vile vile weekendi zile ambazo na kuwa tu nimekaa nyumbani nikipumzika huenda nimekua nikifanya kazi wiki yote mzima bila kupumzika alafu Naona kwamba achatuni keti indani ya weekendi na niweze kupumzika hiyo weekendi.

Ndiyo, acha tu niseme ya kwamba kwangu mimi na nunua vitabu kwa kutumia simu na zaidi sana vitabu ambavyo na jua ya kwamba na weza kuvipata kwa urahisi kwa kupitia mtandao hiyo ambao tunaita Amazon. Kwangu kwa kweli naona kwamba ni raisi kwa kutumia simu ili kweza kununua vitabu na inakua kwangu inanirahisisha sana pale ambapo sina muda wakuenda katika maktaba kuweza kutafuta vitabu kwangu napenda sana kuangalia namna gani na weza kununua vitabu hivyo mtandaoni. Kwa sababu na mtandaoni nako kuna kuwa tu kuna patika na vitabu vizuri ambavyo vinaweza kukusaidia pale ambapo ukiwa na muda na ama una muda mrefu ama unafanya utafiti mbali mbali uweze kusoma hivyo vitabu na vile vile uweze kujibia katika mambo mbali mbali ambayo unayo fanyia utafiti.

Mimi nasafisha ama nasasisha vifaa vyangu mara kwa mara pale ambapo unajua ya kwamba vinahitaji kusasishwa na kwa mfano unaweza kusema ya kwamba tuzungumzie kwanza application ambazo tunaona ya kwamba vile ni kama vile WhatsApp ama tuseme ya kwamba una hio ambayo wanaita Skype ama tuseme ya kwamba kuna application mbali mbali ambazo tunasemea kwamba ni za crypto currency izo application vile vile ambazo zinakuwa zikihitaji kusasisha kwa mara kwa mara inakuwa ni muhimu sana kwangu mimi kuangalia namna gani naweza kutumia internet nzuri sana ili kuweza kusasisha hizo program kwangu mimi naweza kusema ya kwamba ni muhimu sana na vile vile kama nina vifaa ambavyo najua ni vifaa vya kuguswa ambavyo ni vifaa vinahitaji vile vile kusasishwa nafanya vile vile ili kujua namna gani naweza mara kwa mara kusasisha vifaa hivyo. Acha tu niseme tuwe yangu kwamba napendelea sana kusasisha vifaa vyangu na kama vile tuseme kwa mfano TV, kama vile tuseme kwa mfano machine mbali mbali ambazo zinanisaidia katika mambo mengi, nyumbani na hata vile vile kazini kwangu napendelea kabisa.

Mimi achatuniseme tu kwakweli kwangu sipendi paka ama mbwa kwa sababu kwaupande wangu mimi sina mda na sina wakati wakueza kufuga paka ama mbwa kwangu naona kwamba inakua ni ngumu sana kufanya hivyo kwa sababu inakua nikiwa na kazi nyingi sana ambazo hazini ruhusu kuweza kufanya. Ni vigumu na ndio mana sifanyi mambo ama sifanye vile ninavyo itaji kwa kueza kufuga paka ama mbwa.

Kuna vile vifaa ambavyo natumia mara nyingi kwa siku na vina hitaji kuvichaji mara nyingi. Tuseme kwa mfano nina kompyuta ambayo natumia kwa kazi na hiyo kompyuta inaomba kuwa na vile vile moto kwa muda wote ili uweze kuitumia. Na ndio mana kwa upande wangu mimi naona ya kwamba ni muhimu sana kuwa uki chargi hata mara mbili kwa siku lakini kama vile kifaa changu tuseme simu hiyo na chargi tu mara moja kwa siku kwa sababu nakuwa ni kiwa na battery ambayo ni nzuri sana na ndio mana hiyo si chargi sana Lakini hiyo ambayo na chargi sana kwangu ni hiyo computer ambayo na kuwa nikitumia katika kazi zangu za mtandao na kazi zingine ambazo najua ya kwamba zinaitaji tu uweze kuwa na umeme ili uweze kutumia kwa mambo mengine mbali mbali. Na ndio mana kwangu tu acha tu nesemi ya kwamba na chaji mara nyingi tu inakuwa ni kompyuta lakini simu apana.